Unasherekea mafanikio ya timu vipi, kwa sababu unajua nijambo la muhimu sana kusherehekea timu yako wanapo shinda. Na nijambo la maana sana, ukitafta njia mwafaka ambayo itakusaidia kusherehekea hii timu. Sababu wametoka mbali, wametoka mbali kwa mda huu wote, wakijaribu kujisaidia ili waweze kuwa timu ambayo inaweza na nitimu ambayo nitajika na hivi sasa, nafaa tuwe na sherehe kwa sababu wametuletea mafanikio hako. Ndio sababu nakuuliza sherehe zako na piga aje. Utazifanya aje kwasababu lazima tufanye sherehe ili kuwa sherekea, ili kuwa kubalia. Na kusema yakwamba asanteni sana wakutuletea mafanikio haya kama timu kubwa.

Ni somo gani la sayansi unalipendelea na ni kwa nini unapendelea somo hilo? Na liko na manufaa gani baada ya kulisoma na kumaliza kusoma masomo yako. Unafikiria kwamba somo hilo la sayansi litakua la maana sana kwa wewe kupata kazi hapa nje. Itakuwa ni somo ambalo utaweza kusimama katika orodha ya watu ambao wanataka kupewa kazi hapa nchini. Na waweze kupata kazi bila kusumbuliwa. Na somo hilo la sayansi ambalo nilichagua ni somo ambalo litaweza kubadilisha dunia. Au kubadilisha watu ambao unakaa nao pamoja. Au watu unaokaa karibu nao. Au somo hilo ni somo ambalo litaleta shida. Ama mbalo litakuletea shida hapo siku za usoni, siku ambazo zinakuja unajua ni muhimu sana ujue ni somo gani. Sio lazima tu uchague tu somo lolote. Lakini angalia kwa umakini sana. Kwa nini unachagua somo hili. Kwa nini unalitaka. Ni kwa nini baadae, huko baadae, lina manufaa gani baadae. Kama vile nilivyokwambia hapo nyuma na somo hili liko limeidhinishwa hapa nchini. Ama limeidhinishwa mahali ulipo ama katika shule ambao unasomea.

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo, yeye alisema huduma yetu ni mbaya, nilimskiza kwa makini, bila kumkatiza, baada ya kueleza nilijaribu kutafuta ufumbuzi, tatizo lilikuwa rahisi, lakini alitaka kuzungumuza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa, kazi ya huduma kwa wateja ningumu maranyingi. Watu wanakuwa na hasira lazima, lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha huruma na ufahamu. Wanatulia, siyo wote wanakuwa wakali, wengine niwapole. Lazima musipokee hasira zao kwa moyoni. Nikazi tu, siyo mimi binafsi, ni tafanya vizuri zaidi.

Kwa muda mrefu, naomba nimpigie leo, niangalie hali yake, ye ni rafiki yangu wa karibu tangu shuleni. Tumepitia mambo mengi pamoja, mwezi uliopita alikuwa mgonjwa natumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi, tukunywe chai pamoja, tunaongea kila bila aibu, ndio maana, napenda urafiki wetu, marafiki wa ukweli ni nadra sana, lakini tuanze, tuwatunze. Nitampigia baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri ya kukutana. Tuzungumuze kwa urefu. Urafiki ni hazina ya thamani kubwa.

Aina gani ya filamu unazipenda kwa sababu unajua filamu ni ziko na aina tofauti tofauti. Kuna zile za kihindi, kuna izi za Afrika kama zile wanaita Nollyhood za kutoka kule nchini Nigeria. Kuna hizi za Kenya, kuna hizi za Tanzania, kuna zile za Wingereza, ng'ambo kama kule Amerikani zinaitwa Nollyhood, Holyhood. Ni aina tofauti ya sinema ambazo naezaona. Pia unapenda zile za vita, unapenda zile documentary, zile zenye zinaongelea tu maswala, zimeenda kupigwa mali fulani fulani. Ama unapenda pia zile za kuchekesha, zile za kuchekesha. Ama unapenda hizi zene ziko na mazangumuza hapa na pale, ziko na mchezo mingi mingi za kuingiza vile wanaziita drama wenyewe. Unapenda hizo kwa sababu sinema iko na maswala kadhaa wa kadha. Na sinema tu huezi sema ooh unapenda sinema. Lazima ukuwe na kitengo kipi cha sinema unapenda. Aina gani ya sinema unapenda. Na ni nini unapata katika sinema iyo unapo ipenda.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Sababu kwanza huu msimu ndio jua kali iko unapenda kwa sababu nimeona wengine huko wanapenda kuenda kulima. Hii ndio wakati utapata wakulima wako shambani. Ili kutengeneza shamba zao. Unapata hii ndo wakati wa leo napenda kufanya kazi ya mjengo. Mjengo umeshika sana kwa sababu wako na wakati mwafaka, wakati mzuri. Hakuna jambo linalosumbua kama mvua. Ndo maana nauliza unapenda kufanya nini wakati wa jua kali kwa sababu labda wengine naona wakati wa jua kali wanapenda kuenda kubarizi mahali kuna utulivu na baridi kwa sababu pia jua kali hua inamaliza nguvu wakati unakaa kwenye jua kali sana nguvu zako zinaanza kuisha na unaanza kukua mchovu hapo unapata wengine wanaenda kuketi na pia hii ndo wakati wengine wanachapa kazi kaa vile nimekuambia wengine utapata kwenye mjengo wengine wanatembeza vitu kadha wa kadha wakienda kuziuza So wewe ndo mwenyewe uniambie unapenda kazi gani wakati kuna jua kali unapenda kufanya.

Unapenda kutembea wapi? Kwa sababu nataka kuonyesha mahali ambapo naeza kupeleka kutembea. Kuna katika mbuga za wanyama, utaweza kuona wanyama tofauti tofauti. Pia unaeza enda tunaeza ebda kutembea katika bahari, kama bahari hindi, au kene ziwa, kama ziwa Victoria, ziwa Nakuru. Uende ujione, mandhari tofauti tofauti, masuala tofauti tofauti. Tupite kwenye maeneo wa mijengo ambayo imejengwa za kifahari wakati wa sasa uende one hata katika yale maswala wale watu ambao wanaishi katika majengo yalio poromoka. Pia hiyo ni moja hapa ya mandhari. Na pia mahali ambapo unatembea lazima kuwe na pia unaeza enda tunaeza ebda kutembea katika bahari, kama bahari hindi, au kene ziwa, kama ziwa Victoria, ziwa Nakuru. Haya mandhari hayafai kukupatia msongo wa mawazo katika jambo lolote. Kwa sababu umefanya kazi wakati wote. Lazima utafute mahali ambapo utaenda utembee, ubarizi, utulie, unataka mahali tu pa kutulia. Na jambo lingine inafaa ujue kwamba, ulinzi wako ni wa maana sana ndiposa usitembee, tembee tu, usipende tu kutembea kila wakati, kila mahali unapotaka usipende jambo hilo kwa sababu wezi ni wengi unaeza wanaeza kudhuru ama wanaeza kukuibia utapata madhara mingi sana unapotembea bila kuangalia ama kudadisi ni wapi ambapo unaenda ama ni nini unachua lazima ukue na mpangilio wa mahali ambapo unataka kuenda na jambo ambalo unataka kufanya.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini na labda ni ole wakati wa mchana ambao umemaliza kazi yako. Ni nini haswa ua unafanya kwa sababu unaona wakati uo unaeze tafuta upopu ufanye kazi za ziada labda uko na watu ambao unawauzia vitu hapa na pale. Labda unaeze amua uende uchukue chakula chako cha mchana au uende uende utafute ata maji ama uendu usalimie rafiki yako. Kama huu ndo wakati mzuri wa kupiga simu, kujulia mtu hali ama kufuatilia, jambo ambalo ulikua ufuatilie, na unapopata uo wakati uutumie katika njia inaofaa, njia inaopaswa, kwa sababu hiyo dio wakati wewe tu uko nao, unaporudi kazini aurusiwi kutumia simu ama kufanya jambo lolote. Jambo muhimu la muhimu sana, zingatia wakati wako, zingatia jambo ambalo unafanya, wakati unapata tu wakati wowote wa kupumzika na jambo la muhimu sana zingatia pia ni wapi unapoenda wakati ama ni wapi utakapo kuwa unaenda kuketi ama kutulia wakati uko kwenye mapumziko yako wakati wakati.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

Ninamiadi na daktari kesho, saa tisa asubui. Lazima nifike kwa wakati. Nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili. Natumaini daktari atanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makartasi yote ya dawa za awali. Je, nihitaji kuenda kwa mtu mwingine. Nandhani nitaweza kuenda peke yangu. Hospitali iko karibu na iko karibu. Nitachukua basi moja tu. Ni nahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mugongo pia. Nimekua na tatizo hilo kwa muda. Labda ataniandikia dawa au atanikabithi kwa watalamu. Afya ni muhimu sana, siwezi puuza dalili hizo.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

Unapiga picha mara ngapi sababu nilikuwa nataka ni kuchukue ukuje ufanye kazi mahali ambapo nafanya kwa sababu wanahitaji wafanyikazi ambao wanaweza piga picha mara mbili kwa wiki. Ikiwezekana mara tano kwa wiki na pia mshahara wao uko mzuri sana. Mshahara ambao unaweza kusaidia kwa mambo kadha na pia ukaweza kununua vifaa zingine ambazo zitakusaidia katika kazi yako ya hii ya kupiga picha. Naomba unieze kunieleza ili nikaeze kueleza mkubwa wangu akaweze kupatia wakati ama akaweze kukuja kuona kazi yako ili tuone kama utaweza kukuwa katika kampuni yetu katika kitengo cha upigaji picha.

Je, umewaifanya kazi ya kujitolea kazi kama kazi tu ambao hupati malipo ama umeamua tu unataka kujitolea yako yote ili uweze kujijengea jina au kufanya mambo yaweze kuendelea vizuri au kufanya kusaidia wale ambao hawajiwezi ili kazi ikaze kukaa vizuri. Nijambo lamaana sana ukaeze kufikiria kuhusiana na jambo hilo kwa sababu kazi ya kujitolea inamanufaa mingi sana inamanufa kwako na pia kwenye jamii na pia kwenye kampuni ambayo unafanya au kwa wale watu ambao ulikua unawafanyia kazi.

Jee, unapenda kucheza michezo ya video sababu watu wengi kwa saizi ni mewaona wakiwe cheza michezo hizo, unapata kuna zile za kuendesha gari, kuna zile za mpira, kuna zile za gofu, kuna zile pia unacheza kama unacheza pool, watu wengi wamingia huko na pia wengine wanazitumia kama njia kupata mapato kwa sababu zingine ni za kupishana hapa na pale na unapata mapato ukishinda. Na ni jambo muhimu, uweze kuliangalia kama unaweza na nalo ama uwezi. Ujaribu kuona kama unaweza kuingia, ujaribu bahati yako kule kwa sababu na pia kama ikuezi, wachana nao kwa sababu pia ineza kufanya ujisahao, ineza fanya ata uwanze kujichukia kwa sababu wengine wanapata mapato na wewe hupati.

Niambie kuhusiana na njia unaotumia kupumzika. Labda unaeza kunieleza ni nini kinachokufanya utulie. Labda ni mazoezi au yoga. Najua wakati huko hapo. Mbona unataka kupumzika na njia gani unazotumia. Je, unakumbuka wakati ulipojifunza njia hii hizi za kupumzika. Nini kilichokuja kwa akili yako. Ni nini kilichofanya uweze kufurahia na uweze kupenda njia hiyo kama ndio njia ya kipekee ambao unaeza tumia katika kupumzika. Ungependa kushiriki. Kwa muda gani au ni muda gani unaochukuwa katika hali hiyo ya kupumzika. Sababu wengi nimesikia wanachukua karibu takribani masaa mawili. Wengine wanachukua dakika thelathini. Labda wewe unaeza niambia unachukua dakika ngapi au masaa mangapi. Unahisi jinsi gani baada ya kupumzika. Wewe huwa ukishapumzika unajihisi aje. Unahisi ni kama hali ya uchovu imeisha. Msongo wa mawazo umeisha au unajihisi bado katika ile tu nafsi ile hali uliokuwa wakati uliokuwa umepita.

Unatumia simu yako kwanini zaidi? Sababu kuna wale wanatumia simu katika hali ya kazi, kikazi unapata wanafanya biashara pale, wa simu ndo jukumu lao kubwa, kupata pale wateja. Pengine wanatumia simu katika hali ya kuongea na wapenzi wao, moja kwa moja, labda ni wazazi, labda ni mpenzi wake wa kiume ama wa kike, ndugu na jamaa, marafiki. Wengine wanatumia simu labda kucheza nazo michezo. Michezo za simu hizi za mitandao wengine wanatumia simu labda kuchukua picture, picture tofauti tofauti. Wengine wanatumia simu, labda kuchukua video na wengine saa zingine unapata wanatumia simu katika hali ya wizi. Kuona video ambazo, video chafu, video safi, wengini wanaitumia simu kama radio, kama kifaa cha mawasiliano katika kusikiza taarifa, mbali mbali, kutoka maeneo mbali mbali. Wengine kuingia tu kuona mitandao jinsi watu wanavyoishi, na jinsi hata hao wanaweza ishi, wengine wanatumia simu katika hali ya masomo, wengine wana simu, wengine kwa sana sana masomo, kazi, iyo ndo jambo ambalo wengi wameangalia na wanaangazia sana. Wengine hata simu inatumika kutuma pesa kama nchi tofauti tofauti kule Afrika. Wanatumia simu kama kufanya transfer ya pesa katika hali moja au nyingine.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngabi. Muwimu sana, mwili wako ukua ukifanyia mazoezi. Sababu, inakusaidia kupunguza magonjwa. Magonjwa tofauti, tofauti. Hau, magonjwa yanatokana na vyakula, tunavyokula. Magonjwa nau kuja kua zababu na hali ya anga. Magonjwa tu haa, ambao tumeapata kama vile magonjwa, kama vile kansa. Ambayo yanakuja. Unapofanya mazoezi, yanakusaidia kujaribu, kujitengeneza na kujifanya kukua mtu mene alia imara, mtu ambaye mwili wake hauna matatizo mingi mengi napunguza hata magonjwa ya kisukari. Unapo fanya mazoezi pia, unafanya mwili wako ue muepesi, unaeza panda nyumba gorofa tofauti tofauti bila kuhema, bila kusumbukana. Ndiposa ni muhimu sana utilia manani maswala ya kufanya mazoezi. Kama nikuenda kwenye maeneo ambao kuna mazoezi kama ni kukimbia, kimbia, jaribu hata kukimbia lisali moja, kilomita mbili, kilomita tatu. Jaribu tu kimbie na pia ukishindwa chukua baisikeli. Kwa pia hiyo ni mojapa mazoezi, endesha baisikeli, ruka kamba. Ukiweza, ata jaribu, angalia pia chakula chako nacho kula Diet yake nakaje, diet yake nakaje vyakula viyako, unakula aje. Na pia, uongeze pia kupumzika jambo lamana sana.

Unapendelea mahali pakimia au pakelele. Watu wengi wanapenda mahali pa kimia kwa sababu kazi zao zinaitaji walawe mahali pakimia na pia ukiwa mahali pana kumenyamaza, utapata umetulia, kuna uutulivu, hali yako ya kufikiria, akili yako itakuwa iko mali, unaeza fikiria vizuri. Na pia ina kufanya ya kwamba unaweza kufanya majukumu yako kwanjia ilio nzuri. Napia kuna wale wanaopenda kelele kwa sababu wengine wanapenda kuskiza radio au kuskiza mziki ili wakeeze kufanya kazi. Hayo yote ni vile mtu wanavyo taka, ni vile mtu anavyo kusudia, kusifanya mambo yake. Lakini wewe cha muhimu ni kipi, unapenda kimia au unapenda kelele ili uweze kazi yako kwa siku ikeeze kukuwa imara ama yene kuima.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, nazitumia zote. Nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumii, nazazitukua na fasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nituunze, programu ya ramani pia ni muhimu kila siku. Inanasadia kupata njia. Programu ya michezo, jee, zinafaa. Labda moja au mbili tuu kwa burudani. Nijifutie zingine. Zinaprogramu ya kusoma habari kadhani za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalie nje kwanza, jua linaonekana. Lakini ni kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo, yule shati la bluu, na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vya kufunga? Kwa sababu nadhani, kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi, nimwage kwenye mkoba. Nayo, nitakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri yanawezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.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

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu. Naona watoto wamefika tayari kutoka shuleni. Nina uchovu lakini lazima niende chakula. Niandae chakula. Nitabadilisha nguo kwanza. Nivae nguo za nyumbani. Nifanye nini ya haraka kwa chakula. Kuna wali, wajana. Nitaupasha na mayai. Raisi na haraka. Watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao. Baada ya kula, tutayasafisha vyombo pamoja. Nitakagua kazi zao za shule naona wamemaliza vyema. Nitaandaa nguo za kesho ili asubuhi isiwe na haraka. Jioni ni wakati wa kupumzika na familia.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

Unapenda kupanda mlima? Siku ijayo tutakuwa na shughuli ya kwenda kupanda mlima Kenya. Ungeweza kwamba ukaweze kuuungana na sisi kwasababu tutakuwa tunasafiri siku ya jumatano? Ili tukaweze kufika huko mapema, tukaweze kujiandaa kuukwea mlima huo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ningependa ushirikiane na sisi kwasababu hili ni jambo zuri sana. Na itafanya ukaweze kuona mandhari mazuri, ukaweze kuona vitu ambazo dunia ime mungu aliweza kuweka hapa duniani. Ikiwemo mlima mkubwa humu nchini, ambao utaweza kufanya uweze kuhisi kama mtu wa maana, we si kama mtu anayeweza kujua mambo mengi. Pia tutakua pia na bonfire ambayo tutakua tunawasha moto usiku ili tukaweze kufurahia na wenzetu. Tunaenda ni kama tunaenda kwenye kampu, lakini tunaenda tu kujifurahisha pamoja na marafiki wenzangu ambao tunafanya nao kazi. Naomba sana naomba kama tunaweza enda na we tushirikiane katika safari hii ili tukaweze kwenda kusikia vizuri sisi wote. Nisingependa niwe peke yangu, bali hata we nikushirikishe katika masuala haya.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

Ninahitaji kuenda sokoni, je, nina orotha yangu? Ebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupika, na sabuni, nimeandika yote. Ninahitaji kununua mboga, vitunguu na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili. Je, nikanunua kwa wingi au kidogo kidogo? Kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa, lina punguzo leo. Nitakwenda huko.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

Je, nichukue basi au pikipiki leo? Basi ni salama lakini nitachelewa, linachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inanisumbua. Nadhani leo nitachukua basi. Sina haraka sana na ule ni shilingi mia mbili tu, ninafaa, nafuu. Nitataka kuenda kukaa kwenye dirisha, niangalie mitaa tunapopita. Napenda kuona watu wa shughuli zao na asubuhi. Kila mtu nahitaji, nahitaji yake. Stesheni ya basi iko mbali kidogo na nyumbani. Nitatembea dakika kumi. Ni mazoezi mazuri kwa mwili. Nikifika kazi mapema, nitakunjua kabla ya kuanza kazi.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

Mwalimu ali nipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je ni ukweli, lazima nizungumze na yeleo. Yeye anasema amefanya kazi yote, lakini mwalimu anasema latofauti, ninahitaji kuelewa ninini kinaendelea. Labda anacheza sana, anasahau masomo. Tamweleza umuhimuwa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguowa maisha mazuri. Bila elimu, utakuwa na shida baada, baadaye. Nitakaa na ye kesho jioni, tuangalie kazi yake pamoja. Nita msaidia kama hana uelezo watoto wanahitaji, msaadawa wazazi, siyo lawa matu.

Msafara wa magari leo ni nzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini lazima nipigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa jaini ya kila siku, inakuwa ya kushindana watu wengi wanaenda kazi saa moja je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi, nadhani kama niondoke mapema, dakika thelathini ntaepuka msongamano kesho, nitajaribu hivyo njia. Leo, naendesha radio, sikize mziki ili niwe na subira. Hali hii kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki mwenye jokofu, kwenye jokofu, nilimnunua jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda, mchuzi wa nazi. Nahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali au wali? Nadhani wali ni bora, unaiva haraka. Tutaka vitungu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita watoto tulale pamoja.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijasoma, nimekuwa na shughuli nyingi leo. Itachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu. Ni muhimu kujua, napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia magazetini, ninasoma asubuhi. Lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma. Nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa maktaba ya karibu na vitabu vingi. Nitakuenda wiki hii ijayo kusoma. Kunafungua akili kujua mambo mapya.

Je, unapenda kukula popcorn, kwa sababu wengi wanasema kwamba wapendi, wengine wanasema kwamba si chakula ambacho kina leta madini mwilini. Lakini wengi wetu huwa tunakula popcorn sababu ni wakati labda tunataka kuona cinema, tunataka kujivinjari, na hicho ndio kitu ambacho tu naeza kula tu wakati huo. Ni chakula ambacho kwa hakika watu wengi wanaipenda kwanza wakike wanadada. Na pia kinauzwa kwa shilingi kidogo sana. Kama shilingi kumi, hamsini, ili unapopata unaeza jivinjari nazo. Sana sana huwa zinapatikana pale kwenye mahali ambapo watu huenda kuonea cinema. Na watu wengi huenda kununua ndio waeze kuweza kujivinjari. Naomba ujaribu siku ya leo ama ya kesho. Uone alafu utanipea matokeo yake. Jinsi ambavyo kama umeipenda ama unaweza kuzichukia.

Je unapenda chakula chaharaka sababu najua wewe maramingi nimekua ni kiwono ukienda kazini unachukua chakula chaharaka sana. Ni kwa sababu hutaki kumaliza muda au unataka kujifurahisha tunachavya kulahivyo. Lakini maramingi naambiwa havina madini ambayo tunahitaji mwilini maramingi pia naambiwa ziko na kemikali. Ningeweza kuwaambia kwamba naweza kuonya kwamba ukaweza kuwa chana navyo kwasababu tunataka afyayako iwe nzuri. Isizoro teke mahali popote. Tunakuhitaji muda ambazo ambao tukonao. Tunakuhitaji uweze kutusaidia katika maswa ala mingi. Na unapo chukua vya kula vya haraka haraka hivi kwenye mikahawa. Na katika maduka haya ambazo ya nauziwa hapa. Zingine unachukua vitu hataambazo. Zimeekwa katika majokofu na vimeharibika. Lakini ha wataki kutuonyesha. Na unapata kwamba unapata ile sumu ya chakula ambayo inakufanya uende hospitalini. Nautumie pesa mingi, hela mingi. Niheri tu uanze kujitengenezea chakula, uchukue vya kula vya kiasilia, ili viweze kukusaidia katika hali yako, katika maisha yako, na unapofanya kazi unapata kwamba haupatikani na magonjwa kila mara kwa mara, ili ukaweze kuimarisha afya yako pia kwa pamoja.

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi kama sana kila moja inahitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Ntatengeneza nywila tofauti kwa kila akounti, lakini nitazikumbuka aje zote. Labda niandike mahali salama au nitumie programu ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama, zinakumbuka zote kwa ajili yako. Ntajaribu moja. Lazima pia nibadilishe nyila mara kwa mara. Kila mwezi, kila miezi tatu. Usalama mtandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mitandaoni wako kila mahali. Lazima nigia jilinde na data yangu.

Nyumba inaitaji kusafishwa leo. Vumbi limeja kila mahali, nitaanza na chumba chakulala. Nifunge vitanda vizuri, viombo vya kuchomea, viko kozi, vinaitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa, ninaitaji kusafisha bafuni pia iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi, lakini nitafanya polepole. Nitawasha mziki. Nifanye kazi ikiwa nafuraha. Watoto wanisaidia kupanga vitu vyao, nyumba safi inatoa amani ya moyo. Nafikiri nitatumia sas mbili tu, baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.

Mvua inanyesha leo, sauti ya kwenye radi inatulia, nitatoka nje au nikae nyumbani. Nathani kukaa ndani ni bora, mvua ya itaisha haraka. Nitakunjua tu hapa, nipike chai ya moto, kuna vitabu kathaa ni sinjasoma saa. Sasa ni wakati mzuri, watoto wanacheza nyumbani, wanafrai na mvua. Wanasema wanataka kuenda nje, waangamize maji, lakini ni baridi sana. Nitawasomea adithi badala yake. Siku ya mvua ni ya kupumzika na familia. Ntatarisha chakula cha moto kwa jioni watoto watapenda baridi kama hii inaitaji supu ya moto.

Ninatamani kusikiliza muziki leo, ina aina gani inafaa, labda muziki wa zamani, ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarabu, zinabrudisha moyo, au nisikilize rhumba inayofraisha na kunifanya nitake kucheza. Ina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu zangu, nitachagua, wimbo kunipendeza, niusikilize, ukijirudia, mziki una nguvu na kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ninahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu, nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafuraia bila aibu.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine, unakwenda kukiagiza vitu vidi hitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa na makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kunashuka, tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ukiwa na utakuwa na busara. Nitajihadari.

Nimesikea habari ya leo asubui. Kuna mambo mengi yanao tokea nchini. Serekari inasema watajenga barabara mbia kwenye mkoa wetu. Hiyo ni habari njema. Barabara ya sasa ni mbaya sana. Pia wamesema bei ya mafuta zimepungua kidogo. Itasaidia watu wengi. Nauli ya basi zitashuka. Lakini bei ya viakula bado ni juu sana. Wakulima wanasema mvua haikutoi mwaka huu. Ni jambo la kusikitisha na tumaini msimu ujao utakuwa mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonyesha mambo mengi yanaendalea. Niyombe amani iwe duniani kote.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

Sina njaa sana. Je nipike nini leo? Kuna wali na maragwe hapo jikoni au nipike pilau lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya hivi kitu raisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina mvyuma vyazi na karoti. Nitaqongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Wata furahi. Ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka, na sio lazima tu uwe mgonjwa, ni lazima uende hospitali, hata kama ni mara moja kwa mwaka, kwenda kupimwa, kuangaliwa tu, uangaliwe viwango vya sukari, viko aje, uangaliwe mwili wako uko aje. Ni muhimu sana kwenda kuangaliwa hospitali, kwa sababu uendeo utembelee hospitali kila wakati kwa kuangaliwa, kwa sababu ni muhimu mwili wako kujulia hali ya mwili yako kila wakati. Vile tu unaangalia hali ya gari lako ukipeleka kwa fundi, hivo hivo ndio vile unafaa ufanyie mwili wako service ambao inafaa kabisa ili magonjwa yanapotokea unajua jinsi ya kujikinga ama daktari anakupatia jinsi ya kujikinga. Nivyema sana kueka maanani kuenda kuangaliwa ama kutembelea hospitali mara mbili ama mara tatu ili uweze kupata manufaa uweze kuongezea uweze kusaidika.

Hali gani ya hewa ninayo ipenda? Mimi kwangu kivyangu mimi ninapenda hali ya wakati kuna jua, kwa sababu wakati kuna jua, na najua hii ndio wakati watu wanafanya kazi kwa sana, na pia kuna kuwa na uvivu wa watu kutotoka nje kwa sababu labda kuna baridi, kwa sababu wakati wa baridi watu wengi huogopa kutoka nje, sababu wanaweza kupatwa na magonjwa, wanaweza pata. Lakini wakati huwa kuna jua, wakati kuna kiangazi, mara mingi hali hiyo inafanya magonjwa mengi kama vile homa na malaria au cholera mbayo inaletwa na maji, machafu mbayo kwa sababu kuna mvua imenyesha na mabomba yamepasuka inapungua kwa sababu kuna kiangazi. Na kiangazi kinakuwa hali nzuri, ndiyo kuna ile shikamano kidogo wakati kuna kiangazi, kunaweza kuwa labda, vitu vyakula vinaweza kosekana sababu ya ukulima, lakini kiangazi pia kwa njia nyingine huwa njema sana wakati wa kupunguza magonjwa, hali ya magonjwa ambayo yanaweza kuua watu.

Rangi inayokupendeza ni ipi? Kwangu mi ni rangi ya manjano, rangi ya manjano ni mzuri sana na kwa sababu pia ni mojawapo ya rangi ambazo ziko nchini kwetu na zinaenziwa sana kwenye bendera yetu. Ni rangi ambayo inakupatia ule mshabaha, inakupatia ule kusimama. Watu wanapoivalia nguo ambayo iko na rangi hiyo, ni rangi ambayo inafanya watu kujua kutoka kwa umbali, ni rangi ambayo inafanya watu kuweza kukuongelesha kwa uzuri kabisa kwa sababu inakupatia ile hali ya ukuu fulani. Kaa kama mtu ametoka katika jamii ya ukuu fulani na ni jambo mzuri sana katika hali.

Unapumzika vipi baada siku ndefu? Siku ndefu inapoisha, mimi jambo la kwanza ni kuenda kwenye kufanya mambo kama yoga, kuenda kunyamaza tu, niketi hapo, niweze kujivinjari, nikijiuliza maswali, pole pole, bada ya hapo, ni kuingia kwa nyumba, kuoga, kulala, kula chakula alafu, kulala, ili niweze kupumzisha mwili wangu wote, bila shida na bila ata kusumbuka, kwa sababu lazima mwili uweze kupumzika. Mwili usipopumzika itakuwa ngumu kufanya kazi iyo siku ingine ama ukifanya kazi iyo siku ingine bila kupumzika. Itakuwa kwamba mwili wako utaanza kujenga magonjwa ambayo si si mazuri kabisa. Magonjwa mbayo yatafanya afya yako ianze kuzorota. Na uanze kupata shida mbadimbali uanze kuumwa mwili kila wakati. Na ni vyema sana mimi huzingatia sana kuweza kupumzika.

Ndio, nimeweza kusafiri kwa ndege. Katika safari za nchini, bali si za nchi za nje kwa sababu sijaweza kupata nafasi ya kutoka nchi za nje, but ndani nimeweza kutumia ndege yetu ya kifahari, kutembea kutoka mji mmoja, hadi mwingine ambao ulinichukua takribani dakika arobaini pekee ili kufika maeneo hilo lingine na kufurahia. Jambo linafanya ndege kusema kwamba ni usafiri ulio mwema na usafiri ulio wa haraka sana.

Jambola kwanza makosa yakipatikana kazini na mimi ni kiongozi ni lazima jambo la kwanza kumweleza wale ambao katika makosa na kuwaonya wasiweze kurudia kwa mara ingine kuwazungumzia kwa hali ya upole wasirudie. Wanapo rudia makosa hayo hayo pia tena tunaketi chini na kupata kujua kosa lilikua wapi ni nani alikuwa mwenye makosa na pia tena kuwaonya. Mara tatu ikifanyika sasa nachukua sheria sasa. Labda kama ni wizi nawaitia serikali naita serikali wa maafisa wa polisi. Labda wawashike na pia ni ongewa kwangu kama mi ndio mkuu. Itabidi ni waachishe kazi. Kwa sababu sasa watakuwa wameenda kinyume na matarijio ya kazi au ya kampuni.

Napenda shati kwa sababu shati hukufanya ukiutoka inje kuenda ku ukiingia katika mikutano yakufanya kukua mtu nadhifu na inafanya pia kupewa heshima na wale ambao umeenda kukutana nao hata ikiwa hali ya kazi, kirafiki na jamaa pia ina shati linafanya ukae nadhifu mbele ya kila mmoja. Hata unaposimama kuongea unaona kila mtu anatega sikio kukusikiza kwa sababu jinsi unavyo umevaa inapendeza.

Jambo la kwanza, kabla nilale naam mi hula kwanza, mi hu chakula, ufu kula chakula, baadae mi huchukuwa simu yangu kuingia katika mitandoa ya kijami, kuangalia habari, picha na pia pale kuangalia, jambo lipi linaloendelea kila moja, badae hufanya maombi, baada ya maombi, kutulia na kutafuta sasa kwanza kulala na usimi kulala. Ama, kabla nilale, ni ltachukua niangalie, niende nioge kwanza alafu ndio nirudi nilale.

Mji mkuu ambao ningependa kutembelea ni mji wa London hapa duniani kua sababu niende tu niwone timu moja tu ya kimpira kule na nirudi kua sababu naipenda sana. Timu ya Chelsea ambayo ni timu mbora katika bara umu duniani kua sababu mkombe lake na pia ni timu ambayo nimeipenda kwanzia kitambo so jambo ambalo ningependa kufanya ni kuenda huko.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani. Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu nikifanya kazi nyumbani mimi ni mtu naogopa kukaa ndani ya watu wengi. Watu wengi watakupea kelele, watafanya ukae ni kama uko kwenye kelele mingi, lakini unapo fanyia kazi nyumbani. Uko na wakati wako unaweza kujitengea wakati wako wa kazi, wakati wako wakufanya mambo ingine na pia kupata wakati pia kukaa na jamii na kuongelesha kujua watoto wanaendelea aje, kujua mambo ya nyumbani yanaendelea aje. Na pia hiyo ndio wakati pia pia unaangalia kazi yako utaiboresha aje ukiwa ukifanyia nyumbani.

Mara nyingi napoamka asubuhi chakula ambacho mi hula ni chai kwa mihogo au tule chai kwa mkate ili uliwe pa kwa siagi kila asubuhi. Hiyo hufanya jambo asubuhi yako kuanza vizuri na kupata nguvu unapoingia kazini unakuwa uko na nguvu ya kuanzisha kazi ama kuingia katika mkutano ukiwa umeshiba.

Muda ambao mi natumia simu tumia simu kwa siku mzima naeza tumia simu kwa masama nani. Na inalingana simu yangu kwa kuongelesha wateja, kupigia watu simu, majamaa yangu, kuingia katika mtandao, kuona, kusoma kufanya kufanya upekuzi, wa maswala tofauti, tofauti ambao unahusiana na kazi yangu. Na pia simu yangu ni sanasana mambo mingi ambao natumia katika simu yangu ni kuongelesha wateja wangu. Na simu yangu ya kwanza kuitumia siwezi ikumbuka kwa sabubu ilikuwa miaka karibu kumi na kumi iliopita. Ndiyo simu yangu ya kwandha nilioiweza kuipata na siwezi kumbuka sana. Na simu inanisaidia sana kwa sabubu inanifanya niwe na uwelekezi mzuri wa kuongelesha watu wangu, kuongelesha wafanyikazi na pia ata kupigia wateja wangu ili nikaeze kupata faida katika kazi yangu na kujenga hiyo uhusiano ulio muema. Na muda mzuri wa kutumia simu, ki mimi naeza sema kwamba mchana ndio muda mzuri alafu ukifika nyumbani, jioni, io ni wakati wako wa kua na jamii na kutulia.

Ajusi na wapenda ni mengo ama embe ambayo pia imetignezwa kibinafsi kwa nyumba sio zile zenye utazipata kwenye duka ama kwenye maduka makubwa ya kuenda kuuza vitu tofauti tofauti kwa sababu hii ya kujitengenezea mwenyewe unachukua matunda yako kama maembe unajiundia mwenyewe haina kemikali inakuwa ni mzuri sana inakuwa yenye ladha nzuri sana.

Kipindi ninachopenda kwenye televisheni ni kipindi chenye mazungumzo kwa lugha ingine wanaita podcast. Vipindi ambazo ziko watu hukuja kuzungumuza mambo maswala tofauti tofauti ambayo yanahusiana na kuelimisha na kuendeleza hali ya wanadamu, na kutadharisha na pia hata kufurahisha.

Pesa zangu mingi mimi wakati mwingi napotaka kuzihifadhi. Lazima nizieake kwenye akaunti ya benki kwa sababu mina naaminia benki na benki ndo mahali pazuri kwangu mimi. Pesa zangu zitakuwa ziko salama na hakuna mtu atakaye zifikia labda tu. Wezi wanikute na wanieke katika hali ambao itafanya niwapatie. Lakini benki kwangu ndio inakuwa jambo la kwanza kueka pesa.

Mwalimu wangu ambaye naeza kumbuka ni mwalimu wangu wa hisabati wa darasa la nikiwa katika kidato cha ambaye alisaidia sana kupita mtihani kwa sababu alikuwa aliona jambo mzuri kwangu na alikuwa kila wakati kila mara alikuwa ananiita kunipatia maswali ya ziada ili nikaeze kuenda kunoa makali yangu kwenye maswala ya hisabati.

Katika wanyama nawapenda ni wanyama wa nyumbani sana sana kwa sababu ni wanyama ambao tunaweza wafuga. Wanyama tunaweza kaa nao na mnyama ambaye nampenda ambayo tusetuwa mfuga nyumbani sana ni umbwa kwa sababu umbwa kwa jambo la kwanza. Nakupa usalama. Umbwa pia ni rafiki yako. Umbwa anaweza kuwa rafiki yako mzuri sana kwa nyumba anaweza fanya ujigundue mwenye ujue. Hali yako ni gani. Kwa sababu jinsi ambavyo wewe uko na hiyo urafiki na yeye.

Napenda mvua, kwa sababu tukiwa na mvua nawe ni mkulima, utapata mazao, mazao yatakuwa mengi, mvua italeta, itafanya mazao yakuwe mengi, na ita itafanya hali ya ukosefu wa chakula, iweze kupungua katika maeneo na katika nchi, na kufanya kwamba watu wawe na chakula kiwe kingi, na itafanya kwamba pia pesa ziwe kwa wingi sana, kwa sababu wachuuzi, ama wenye shamba, wale wakulima, watauza na watapata pesa.

Je umewai shiriki mashindano. Ndiyo nimeshiriki mashindano ya kukimbia mbio, masafa marefu, kilomita rubane na moja, na nikaibuka mshindi wa mshindi na ilikuwa katika wa shule ya msingi miaka za alfumbili kumi na tisa.

Chakula kitamu lazima kwa sababu utamu wa kitu ni ukila chakula kitamu itakupatia ile hali ya furaha, utakuwa kwenye furaha na lazima kiwe kimepikwa katika kiwango kizuri imezingatiwa kila harakati za upishi na chakula kitoke kitamu.

Maranyingi asua video zangu mi uzitamazama kwenye mtandao wa tiktok na instagram kule. Ndo ksa anapata zile video ambazo zimekato kwa wafupi sana. Ndiposa sipendi kukawa kuwona video ambazo ziko kwa muda mwingi ama nikitaka kuhuona tenda katika mtandawo ule wa youtube ambao ndio unapeana maswala mingi kwa wingi sana.

Ndiyo, saa ni jambo la maana sana mwanaume kukuwa nayo kuvaa, saa ni jambo lilinapea mwanaume heshima fulani, ikitokea mahali, watu watokeza kukusikiza unapovaa saa, iwe ni aina gani ama gani, utapata tu, watu wanaanza kupena, kuanza kukusikiza jambo ambazo wanasama kwa sababu, saa ni jambo la muhimu sana, jambo jambo la heshima sana na pia inakufanya, ukue ukijua wakati kila wakati.

Mi napenda, wakati wa kucheza mchezo, napenda kucheza mpira kwa sababu mpira, nimezaliwa nikicheza mpira, nikapenda kuingia uwanjani, kucheza na wenzangu, kukimbia, kufanya mambo yote. Mpira kwangu umekuwa jambo la maana. Kama sichezi, utanipata mimi nikiwa naibu wa kocha, mara mingi hapo, nikisaidia wachezaji jinsi ya kujua, kunoa makali yao.

Kuamka kwangu saa kumi na mbili asubuhi, jambo la kwanza nachofanya kwa mka kuomba Allah badae na mka kukimbia kilomita zangu tano, kimbia kurudi, oga, kisha maliza kuoga, na chukua na vaa nguo zangu, kujitarisha kwenda kazini, na kunywa chai, kwa mkate, uliopako siagi, au nikipata vyakula vingine ntakunywa, na kula ili nkaeze kutoka. Alafu, napotoka kuenda kazi, nachukua na kodi gari, gari la teksi, linakuja linanichukua, ili nisiweze kusumbuana na katika madala dala ama gari ambao yako katika ya kubeba abiria ambao saa zingine, huwa unapatwa na hali ya uwizi, unakupata hapo, na inabidii tunichukue teksi ili nikaeze kufika kazini haraka. Na asubuhi yangu niko na mikutano za kuhudhuria, kazini, kupeana ripoti. Halafu siku inaanza vyema.

Kusema ukweli si napenda hesabu kwa sababu hesabu itafanya ujue idadi ya vitu, itafanya ujue mpangilio ya vitu zako, itafanya hata ukitaka ufanya bajeti, utajua, lazima ukue na unajua hesabu, ukitaka kufanya jambo lolote, lazima ufanye hesabu So hesabu lazima iku iwe moja wapo wa mambo ya maisha duniani ya katika kila kitu nafanya mbaka tuwe na hesabu, ndiposa naipenda sana.

Katika hali ya kazi yangu nataka kufika katika kile kitengo cha juu sana cha meneja mwandamizi ama mkurugenzi mkuu. Ili ni kwa sababu najua nimejinoa makali kwa njia ya kuongoza kampuni, katika kiwango cha kufika katika viwango za kimataifa. Ndiposa ningependa sana kufika katika kiwango cha meneja mkuu ili kuleta mabadiliko sana sana katika kampuni, katika kazi yangu.

Harufu nzuri ya manukato, manukato ambayo yametengenezwa sana, sana kwa sababu ya wanaume na manukato ambayo yanavutia sana, unapovaa, unapo yapulizia manukato marashi hayo, yananukia kwa na kuvutia sana watu, na pia hata mahali ulipo unapoketi, unajua kwamba uko freshi, uko salama, uko vyema sana.

Vipuli sipendi kuvivaa maana gani kwa sababu najua hivyo vipuli vinavaliwa na jinsia ya kike na mimi ni jinsia ya kiume. Nikijikuta katika mambo hayo mimi huona ni kama nimengia katika mambo ambayo si yangu na inanibidi tu nitoke ndani. Vipuli kwangu siyo hali yangu ya maisha kila siku naomba tu ziwe za jinsia ya kike.

Zana zangu za digitali kila wakati ninazotumia ni kama Google documenti unapata pale Excel sheet unatumia sana kwa sababu mimi ni mtu wa kuweka data sana kutumia mambo na data mara mingi na pia sana sana unanipata kwenye Google mahali pale ku katika mambo ya maswala ya kudukuzi na kuangalia ni nini kinachoendelea na kupata marifa mingi sana.

Kuosha vyombo na kuosha nyumba, mimi hapo, mimi kazi hio mi huichukia sana. Kumenaji tuu unakuja, unapata viombo vimejaa hapo, nataka kuosha. Kukula raisi, lakini kuviosha mimi kwangu naona ni kama inakua kazi ngumu sana kwangu. Kwanza kusiana na maji, ushika maji, kutoa uchafu, anza kupanguza nyumba. Yo kazi mingi, labda ni tafte mtu awaeze kunifanyia.

Chakula cha jadi nacho kipenda, nyama alia kawushwa. Kuna jinsi hivi, vio watu wa zamani walikuwa na kawusha nyama, wanachoma nyama na mkawusha lafu, wanampika badaye. Nyama huu ukuwa mtamu sana, unapata wametumia. Hawatumi hata hizi vifa vio kupika, ambavyo sisi tuwazitumia viko sahizi. Unapata nyama hiyo ukiila, iko na utamu, imeeka ile bahaki ule wa kwanza, ambao ilikuwa nao. Kuna ule utofauti wa hiyo nyama na nyama ambao sisi tunaipika tu kwa kawaida wakati huu.

Tukio langu muhimu katika maisha yangu ni mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa hukuwa muhimu sana kwangu sababu inanipa kumbukizi ya kwamba naongeza mwaka mwingine na kunionyesha kwamba kuna mahali nimetoka. Kumekuwa na safari na bado naendelea na safari hata kama ilikuwa ngumu nasherekea kwa sababu nimeruka hiyo safari ya hiyo mwaka naenda mwaka mwingine ya mpya ambao pia unakuja na changamoto zake na baraka zake najiandaa vyema. Kwa sababu siku hiyo huwa kwangu mimi hukuwa maarufu sana hukuwa siku ambao ni kama wale wanaendao kwa ibada. Mimi kwangu inakaa kama siku ambao ni ibada kwangu inakaa siku kama yangu kwenye kutembea na kufurahia, kujifuraisha na kujipeleka tu mahali pekee yangu. Ata kama itakuwa ni pekee yangu kujinunulia zawadi nanifurahie siku hiyo.

Sanaa nayoipenda sana ni sanaa ya uigizaji kwa sababu mi mwenye mwigizaji sasa. Napenda napopewa tu kuigiza kuhusiana na jambo flani. Kuonyesha ili kuonyesha mambo maswala yanayo endelea katika jamii, katika kanisa, katika na unapoigiza, uigizaji wanapoigiza ama mi napoigiza kwa sababu ni hali yangu ya kazi. Unapata tu unafurahia, unapata mwili wako kwa sawa, mwili wako. Unajihisi umefika mahali ambapo ulikua unataka. Unaposa sanaa ya uigizaji nzuri sana kuliko sanaa ingine yeyote.

Nachofanya mazingira ya kazi iwe mzuri, jambo la kwanza ni kukua mtu mwenye unasikiza, kukua mtu mwenye unaeza fanya kazi na wenzako vizuri, mtu ambaye anaeza leta maoni ambayo yanaeza jenga kampuni na mazingira ya kazi kufanya vizuri, mtu ambaye anayeza kueleza kama jambo linaenda vibaya na kueza kutatua shida ambayo iko ili kampuni isikeze kuwa kwenye shida ama watu wseze kufanya kazi kwa njia ilio inaofaa na njia ilio mzuri.

Napenda kuvaa suuti kwa sababu ofisi inaitaji mtu amevaa nadhifu, suti na pia kwa sababu huwa nakuwa katika mikutano tofauti tofauti lazima nivae nguo ambazo zinakaa zinaonyesha heshima na nguo ambazo pia zinaeza fanya watu wakusikize. Aswa sana katika mikutano mikubwa, mikubwa ambazo ku unakutana na wakurugenzi unakutana na viongozi tofauti tofauti.

Tukiwa katika mazungumzo mbayo yakona furaha, mazungumuzo mbayo, labda yakona ucheshi mara kadhaa, nikiona vitu mbazo za kunichekesha, maswala ya kuigiza mbayo yakona ucheshi ndani yake. Utanipata nikicheka mara mingi, ama nikipiga, tukiwa, tunapiga gumzo, na gumzo yetu inakuwa na ucheshi kadha, na mambo ya utani sana ambayo ni ya kuchekesha, utanipata nikicheka.

Kama mwanainchi wa inchi yangu lazima nipige kura, nimeishika niko na iyo haki ya kupiga kura na mu upiga kura. Kwa sasa nimepiga kura mara mbili katika uongozi wa inchi, ili kutengeneza uongozi wa inchi uwe salama. Na napenda sana kuusika katika maswala ya ujenzi wa taifa kama mojapi ikiwemo kupiga kura.

Kipawa chene mimi sina kabisa ni kipawa chene chakucheza mziki, disco kukawa ama kipawa pia chakupiga vifa mingi za mziki, kucheza ala mingi za mziki. Hapo sijafanikiwa vizuri, ndiposa, nezasema hiyo tu ndo ambacho sijui.

Lazima ukwe mtu mvumilivu, unapoanza kazi, unapo pewa kazi mpya, unapo pewa kazi, unaanza kazi. Kuwa tu mvumilivu kwa sababu, hakuna kazi ambao ni rahisi. Kila kazi iko na changamoto yake, na pia ujue ni malengo gani uko nayo, mara kuanzia mwanzo hadi mwisho. Jambo lingine ni, ukiingia kwa kazi, ujue wale ambao unafanya kazi nao, siyo marafiki wako. Rafiki yako ni wewe, kwa wale wote wanafanya kazi ni wafanyi kazi wenza. Sio usianze kuweka urafiki kila mahali kwa sababu hao tu ndo watakao kukula. Na pia jambo lingine ni usijihushishe kwa mambo ambayo hayakuhusu we fanya kazi ambayo umeandiko kuifanya. Sio jambo lingine.

Chakula mi nachopenda ni sima kwa nyama au sima kwa kuku sababu ndiyo chakula ambacho nimeishi nikila, nimelelewa nikila. So chakula ugali kwa kuku kwanza hua mtamu sana. Chakula ambacho kinakupa nguvu na kinakusaidia sana katika mwili wako katika hali ya madini.

Kwangu kuishi siku moja bila teknolojia itakuwa ngumu kidogo kwa sababu kazi zangu zote ziko kwenye teknolojia na utapata watu wangu wengi ama wale watu ambao nawafanyia kazi, wale ambao ni wanunuzi wangu, wako kwenye, lazima tuwasiliane labda kwenye simu ama kwenye barua pepe, lazima tu utanipata nimetumia teknolojia kwa siku, hawa saa yote tu utanikuta nikitumia.

Jambo la kwaza ni kula vizuri, kula matunda, kunywa maji, kupiga tizi kila wakati, kukimbia, kama kukimbia kuenda kwenye jimu, utoke nitoke hapo, nije nile vizuri, jiepushe na mambo ambayo yanaweza nipea msongo wa mawazo, na pia kutembea, kuongea na watu, kuenda mahali ambapo kuna utulivu, na pia kuchukua bima ya afya imekua jambo kubwa sana kwangu pia. Ile kuzingatia afya yangu. Jambo lolote likitokea sina shida katika.

Sana sana mimi kununua vitu napenda kununua kwenye supermarket ama niende ninunue kwenye soko kwa sababu kama napata matunda ama nataka chakula ambacho ni kiko vizuri kenye kimetoka shambani na kiko bado katika hali yake nzuri nitaenda huko. Ndiyo maana mara mingi utanikuta nimeenda huko ili kujipatia chakula ambacho kiko mzuri kununua vitu ambavyo viko katika hali iliyo nzuri.

Kusoma kunae habari ya mtandao mingi mi husomea nikitumia simu yangu. Kwa sababu hiyo ndo ambayo mara mingi utanikuta nayo. Nikiwa mahali natembea, utanikuta kama nimeketi. Ama nataka kufanya kitu, nitapata habari katika mtandao kwa kupitia mtandaoni nikitumia simu yangu mara mingi.

Mimi mwoga hapo, mimi siwezi tembea msituni. Labda niwe na marafiki zangu ama nikuwe na watu ambao tunaeza tembea nao. Kwa sababu mimi naogopa sana wanyama wa msituni wanaeza nikuta, waweze kunifanya jambo ambalo si nzuri sana sana sipendi mnyama kama nyoka, wanyama wengi ndo maana hautanipata msituni nikitembea kama sina watu wengine.

Ya, ndiyo, napenda kupika vyakula tofauti tofauti, na napenda kujipikia chakula kwa sababu najua napopika chakula mimi manyewe, kita kuwa kitamu, na najua kitaweza kulika vizuri, kiko na ladha, napenda vyakula ambazo viko na ladha, diposa napenda kujipikia manyewe, licha ya kua saa zingine, watu wanapenda twende tukule hotelini, lakini miu upenda ni ile chakula ambacho mimi mwenyewe ni mekipika.

La hasha, mimi na redio kusikiza ngumu kidogo kwa sababu redio imebadilika kwa sababu sahizi teknolojia imekuja na vitu mingi. Wakati ninge maliza kukaa kwenye redio, ni heri ni keti nisome vitu tofauti. Kama hayo mambo ambao kwenye redio, nitapata kwenye mtandao, nitapata habari hizo, ambazo kama ningepata uko. Hizi mziki ambao ningetaka nitapata katika platformu tofauti tofauti kwenye mtandao ndio maana unapata redio kwangu ngumu kusikiza ama kuata kuwasha kwangu.

Napenda mziki wajadi sana, ikiwemo rumba, naeza keti chini wakati wowote nisikize rumba, iwe asubui, iwe jioni, sababu miziki za kitambo zilizopendwa zote, na kama mziki ambao uko na hekima, mziki ambao umetungwa kwa hali ya kuelimisha, kwa hali ambao husio tumia maneno machafu ya kuharibu saana au kuaribu jamii, kwa sababu mziki wa kitambo ulikua unajenga, ulikua unarekebisha na pia ndiyo mziki ambao ulikua wakuenziwa na wakuthaminiwa hadi wasasa. Ndiposa napenda sana.

Kwa maji hapo kidogo kuna shida, sipendi kuogelea, sipendi maji mengi, sababu nishaona rafiki yangu aki alienda kuogelea akazama. Na akafa ndiposa mimi mara mingi mimi nikiona maji, saa zingine naona ni kama mimi nitakuwa kama rafiki yangu, ndiposa naamua siwezi kuingia katika maswala ya kuogelea.

Anaujia wa mtandao gazeti kwangu ngumu kusoma kwa sababu naamini yale ambayo nimesoma katika mtandao either wa Instagramu ama ule wa Twitter. Nimepata kila jambo sasa kusoma gazeti kwangu itakuwa ngumu sana itakuwa. Labda kama nimepita mahali nione mtu alikuwa anasoma. Nione naeza tu soma juu juu halafu niachane nayo.

Kama ningepewa nafasi ya kujaribu mchezo wowote hapa duniani, ningejaribu kucheza mchezo wa wrestling kwa sababu ningependa kuona vile tu huo mchezo unaenda, ningeweza kupenda tu kuingia pale kwenye mahali ambapo wanajaribu kupigania pale. Nijaribu hata mimi kurusha ngumi zangu mbili tatu hapa nione kama zitaweza ama nione kama wanaigiza.

Mara nyingi mchana utanikuta kwenye sharubati na mkate ama keki kwa sababu mi hupenda kula chakula kisizo kuwa kizito sana wakati huo kwa sababu niko kazini na sitaki kufanya mambo ambayo ni mazito sana. Ndio maana utanikuta kwenye keki na sharubati au soda ni ili nimalize wakati sitaki kumaliza wakati katika wakati wangu wa mchana.

Mboga zote za kienyeji nitapenda kuzila kama vile mchicha na ninginezo kusababu mboga hizo ziko na manufa mingi katika hali ya kutupatia afya njema, pia zingine zineza tumika kama dawa, niposa nazipenda sana sana sana.

Sipendelei yoga na sijawai jaribu na sithani kama nitawahi jaribu kuicheza tena kwa sebabu sijawai ona manufaa yake, sijawai ona wapi kuna uzuri wake, nikijaribu kuulizwa ama nikijaribu kusema nitajaribu, sioni.

Nguo zangu mimi hufuliwa mara moja kwa wiki, wikendi sana sana baada kuchukua nguo zote ambazo zimevalika wiki mzima nazieka pamoja wikendi napeleka kwenye laundry zinaenda zinaoshwa huko kwa sababu mimi mwenyewe sipendi kuosha nguo. Sasa nazipeleka huko, zikaeze kuwa safi, ndio nikaeze kuzichukua, nikaeze kuzipanga.

Jambo kikubwa kwangu mimi sana napenda kupigia simu. Kupigia simu kuongea na mtu ni jambo mzuri sana. Kuliko kutuma barua pepe ama kuandikia mtu meseji ndio kujibu. Mimi napenda kupiga simu. Ndiyo tuweze kuzungumuza moja kwa moja, nikieze kusikia hisia yako kuhusiana na jambo. Ama niweze kujua maoni yako ni yepi kuhusiana na jambo kupitia mdomo wako na niweze kusikia vizuri.

Jambo muhimu kwangu sana kweni dini, ni mafunzo ya dini, ni biblia. Kwa sababu ukiwa mkristo, bibilia na maombi mimi kwanza ni muhimu kwangu sana. Ilo ni jambo ambalo linafanya nijijenge na nijue mambo mengi sana kuhusiana na utukufu wa mungu na ukuu wa mungu kwa kila jambo ambalo nalitenda.

Kama ningependa kujifunza kitu kipya, ningejipenda kujifunza kukua rubani wa ndege. Sababu ndege ni kitu ambacho inanifuraisha sana. Ningependa kukua tu rubani wa ndege. Niwe kwenye anga kule, nikibeba watu, nishuke chini, nipae, nituwe. Napenda tu huwo mchezo, kwa sababu nimekua kwenye ndege mara kadha na, napenda. Sana huwa nafikiria nikiwa rubani, itakuwa jambo ambalo ni kuu sana.

Mimi mara mingi, kila wiki mimi hunyoa nywele yangu, sipendi nywele zangu kukuwa mingi, huwa sipendi kabisa kwa sababu mimi huona kama ni uchafu bana mimi huzinyoa kila wiki lazima niende kwenye kinyozi, aeze kuziangusha chini, ili zianze tena upya, tena wiki ifuatao, hivyo hivyo sababu sipendi nywele ndefu ama kufuga nywele.

Napenda mazingira ambayo liyo matulivu, mazingira ambayo hayana kelele, mazingira ambayo watu wanaelewana kama ni kuongea, mazingira ambayo watu wakotayari kusaidiana kimawazo, mazingira ambayo kila mtu akotayari kukubali makosa yake na kuamua kujenga mambo yakue mazuri na ili kampuni au kazi iwe nzuri.

Usalama na utulivu ambao uko hapa, mahali nilipo, inafanya niweze kuishi hapa wakati wowote, niingie kwangu wakati wote, bila kufikiria kwamba kutakuwa na wezi wa hapa na pale, utaibiwa, sababu usalama umekua, umenadhifishwa, umetengnezwa kuwa mzuri sana. Pa jambo ambalo linasimama na linafanya kuwa mahali pangu ninakoishi kuwa kuzuri.

Wikendi mara mingi inakuanga wakati wangu wa kazi kwa sababu mimi ufanya mambo ya kuongelesha watu, ama labda kuenda kuigiza. Utapata weekend mara mingi utanikuta katika vikao vingi, nikiwa kama msimamizi wa mikutano, za kuongelesha watu na kukaribisha wageni. Utapata wikendi siko kabisa na nimeenda kazini.

Hekima mbayo nishawai jifunza katika maisha angu ni heshimu kila mmoja na heshima si utumwa. Iwe mdogo yuko mkubwa, lazima heshima iwe. Lazima ujue vile unaishi na watu, lazima ujue vile utaongelesha watu, lazima ujue vile utaweza kukaa na kuweza hata kutengeneza mambo yakiwa ya meharibika baina yako na watu. Sio kila wakati kuleta vurugu na kuharibu na kuumiza watu wengine. Kwa mambo ambayo mgeeza kusuluhisha.

Kituendo cha wema ambacho ni meweza kufanya ni wakati moja nimeona mtu alikuwa amekosa mavazi, ikabidi niweze kuita marafiki zangu pamoja. Tukee pamoja, tukeeka vichwa pamoja, tufikiria jinsi, tukeeza kufanya. Tuleweza kuchukua nguo, tukachukua vyakula, na tukenda tukamutembelea ili, tukaeza tukeneza maisha yake ya kuwe mazuri. Na yake kuwa mazuri kwa sababu tulibalilisha njia zake za kuvana kila jambo na akakua mwenye shukran sana.

Mandhari ambayo nishaiona ni yale ya ziwa Indian Ocean, ziwa India, ambayo iko mombasani, zile iko mombasani. Kuambia kwamba mahali pale pazuri, kwanza malindi, mahali pale, mahali ambapo watu wanenda kujivinjari, watu wanaenda kukaa tu, ili kusikia huo upepo ukiingia, ndani yao. Ni mahali pazuri sana hayo ndo mandhari ambayo nimeona vizuri. Na ya mengine ni kule nchini canada ambapo kuna manthari mazuri, manyumba ambazo zimejengwa huko ziko vyema sana.

Zawadi ambao nishaipokea ambao ni mzuri ni saa, saa ya kifaari sana nilio letewa na rafiki yangu wakati nilikuwa na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa, mwaka jana. Na saa hiyo inatoka takriban dola elfu kumi na tano ambapo ilikuwa mzuri sana. Saa ambayo siwezi itaka mtu yoyote atakuweza kuishika kwa sababu hiwezi guzwa na maji na pia ni ngumu sana iweze kuisha ata moto wake. Na ni mzuri iko na kazi mingi ambayo inaezafanya. Licha yakua ni saa peke yake.

Mara nyingine ikibidi kama niko kwenye mkutano ambao ni wa kikazi na inabidi niweke video sawa. Lakini kama hainiruhusu kuweka video, mimi mara mingi hukataa kwenye kuweka mawasiliano ambayo haitaki video mara mingi. Lakini kama itanibidi na ni kazi na inabidi nifanye hivo, sina budi ila kuweka video.

Furaha yangu inatoka pale wakati na fanyia watu wema ama nasaidia watu kutatua mambo fulani fulani ama kukuja kuwasaidia kutoka na tatizo ambalo wako nalo na nikiona watu wametoka hapo wamefurahi wako sawa hapo ndo pali mimi furaha yangu hutokea na kujua kwamba ni mefanya jambo la maana na na siku yangu inesha vizuri ama maisha yangu inenda vizuri kwa sababu najua nimejaribu kujenga maisha ya mtu mahali fulani.

Kwa hakika mi hutazama vitu kwenye YouTube mara mingi na kusema mi hukaa chini kuona stesheni ama jambo lolote uongo hapo kwa sababu vitu mingi nitazipata kwenye YouTube au katika mitandao tofauti tofauti na inakua ngumu sana kwangu mimi kuketi chini kuanza kuona stesheni baina stesheni baina stesheni ya televisheni.

Mimi hucheza mziki kwa sababu napokaa kwa ni nyumba, furaha yangu, itatoka na kuwa ni utanipata nikisikiza mziki ya kila aina, niko tu nimeeka hapo kwena radio yangu, nasikiza, sababu ni wakati wangu wa kukua sasa labda unanipata nikicheza hapo mziki tofauti tofauti kwa sababu ni wakati nimepata, fursa nimepata kuwa peke yangu na kuwa na mwene na furaha.

Jambo kuu kwangu ni kuzungumza nao, kueleza, kuelekeza, na kuweza kuwa tia moyo, kuambia kwamba lazima maisha yatakuwa mazuri, ama kuwa fariji kama wale wamepoteza watu wao, ni kuwa fariji kukuwa nao hapo, kutembea nao, kwa shika mkona kwa kila jambo wanalofanya. Na pia saa zingine pia maombi najaribu kupiga maombi nao kwa sababu hiyo ndiyo kumaanisha kuwa rafiki mwema ama rafiki ambaye anafaa kusaidia mwenzake ki namna hiyo.

Mi hufanya kazi vizuri wakati wa usiku kwa sababu kazi yangu inanihitaji kufanya kazi nikiwa nyumbani. Mara mingi utanipata niko katika nyumba tu nafanya kazi usiku ndo vizuri kwa sababu hakuna kelele, hakuna watu wengi wa kunisumbua, hakuna mambo ya kufuatiliwa. Ndiposa unapata niko na wakati mzuri wa kufanya kazi kiupole bila tashwishi yoyote.

Siku kuu zangu mimi usherekea na familia maramingi. Utanipata niko na familia ama marafiki. Tumeenda kuketi mahali. Tumeenda labda kutembelea watu. Kupeana msaada. Unipate sa zingine labda ni tumenda tukuketi mahali. Chakula. Tuchukue chakula tule. Ile tukueze kufurahia siku. Ama saa zingine tutuchukue kuenda kutembea mahali. Kama buga ya wanyama pori. Ili tukaeze kutazama. Natu furahie siku na tumalize siku kuu.

Kwangu hapa itakua ni simu simu, kitu ya maana sana kwangu simu. Bila simu kwangu nitakua nimeumia sana sana sana. Sababu mara mingi unaezahitajika kufanya kitu. Na ukiwa na simu hapo utafanya kitaka kuwasiliana simu ndio kitu ya kwanza utaitumia. Rununu ni kitu ya maana sana kwangu.

Kwangu ni msimu wa mvua. Msimu wa mvua unakuanga msimu mzuri kwa sababu unajua hapo katika kama ni ukulima, hali ya ukulima, utakuwa na mazao, mapato mazuri ya mazao, na pia utapata ni hali itakuwa na utulivu mingi sana. Wakati kuna mvua, kuna utulivu mingi. Wakati kuna mvua, ndiyo baridi itakuwepo. Lakini utapata shughuli mingi. Watu mambo mingi yanakuanga yametulizwa sababu ya baridi. Na unapata tu hiyo ndio wakati ambapo unajihisi kukuwa vyema.

Haya ndiyo, matukio kima taifa mi hufuatilia kila wakati, lazima ninapo ingia kwa nyumba, nimemaliza shughuli zangu, lazima nione taarifa, nione dunia inasema aje, ni nini kinacho endelea kwa dunia. Ndiposa inafanya ata wakati najipanga kufanya shughuli zangu, najua najipanga kama inchi inaakaja ama dunia inakaja huko inje. Ndio niweze kujipanga vyema.

Samaki nampenda kumla kabisa kwa sababu samaki ni chakula kizuri na unajua pia hiko na madini tofauti ambayo yanaleta umuimu katika muili zetu na mii nampenda sana samaki wa kila aina kwa kumula samaki wa kila aina ambapo katika hali zote.

Kwanza ikiwa ni wakati wa jua, sababu unajua jua likikupiga, utosini, unaanza kujipata, unanza kuchibuka, usoni, nabidi nivae kofia. Minapenda kufia sana wakati wa jua, kwa sababu unisaidia sana kunikinga kutoka kwenye jua na kunifanya niwe mwene kung'aa sana.

Mimi napenda kupiga picha, kila wakati napenda kupiga picha, lakini siyo picha tu za kwenye watu wamejaa napiga picha hapana. Napenda kupiga picha ambazo mimi mwenyewe, nimeambiana ama zile picha kama nafanya kazi izo sawa. Lakini picha tu zozote mtu ametokea huko anakupiga picha mtu hujui siwa huwasifurahi ama huwa sipendi.

Habari zangu zote mimi huzipata kwenye mitandao. Mi usoma habari kwenye mitandao. Mi ufuatilia habari kwenye mitandao. Mi huakikisha kwamba kila wakati lazima niangalie kama kuna habari mpya ambaye imetokea, jambo ambalo limetokea ambalo ni jipya na watu hawalijui. Ili niweze kukua mwenye kufahamishwa. Ama kukua kujua mambo ambao yanaendelea.

La hasha, la hasha hiyo si kifaa ambacho naeza. Nimeeza kucheza na sijawai kucheza. Siezi sema kwamba naipenda na sijawai cheza hata siku moja. Lakini ningependa kujua kwa sababu naona wanao ipiga, wanaipiga vizuri na wanafurahia sana wanapo ipiga. Na inawaburudisha sana katika upande wa kuburudisha watu na kufanya mziki ukae mzuri na marithawa sana.

Mimi si rafiki wa keki na sina aina ya keki ambayo napenda, lakini najua kunazile black forest, kunazile vanilla zote, lakini mimi si wasikuli keki, lakini anazijua tu kwa umbali, kwa kuona watu wakitumia, kwa hata katika sherehe tofauti ambazo mi wanaenda, wanaona keki.

Kitanda lazima kiwe kizuri, uwezi lalia mahali ambapo ni babaya, mahali, kitanda ni kigumu, utashindwa kulala, utawasikia mgongo kikuuma na utapata maumivu kila wakati. Lakini kitanda kiuwe kizuri, usingizi utakua mzuri na pia ata utafraia mahali ambapo umelala kwa sababu umetengenezewa na imekaa maali ambapo panavutia kabisa.

Mdangu kazini lazima nikiingia, ningie katike mikutano, niangalia kazi likuaje, baadae nianze kujibu zile barua pepe ambazo nimetumiwa, niweze kujibu naniweze pia kuangalia na kuangalia jinsi wafanyikazi ambao wako chini yangu, ripoti zao zinakaa aje na wanasema nini kuhusiana na mambo ambao yanausiana katika kazi. Na kama kuna msuko suko wote, lazima nite mkutano nikae chini na kila mmoja tuweze kutatua kila jambo ambalo linaendelea.

Haswa ni wazazi wangu ambao walinifunza mambo muhimu kama vile kupenda watu kuishi na watu vizuri na kupeana heshima na pia kuuliza swali kila wakati wakati ambapo hauelewi jambo ili ukieza kuelewa na uweze kufanya maswala ambao ni ya ukweli. Na ukuwe mkweli kwa watu usikuwe mwenye kudanganya ukuwe mwenye kuambiana ukweli uwe mwenye kusaidia uwe mwenye roho safi hiyo yote ni mawazo ambayo walinipea wakati walikuwa wananikuza nikiwa mdogo hadi wa sasa nimeishi nikiyafuatilia nimeishi nikiyaskizia ni yamekuwa kama ndio kigezo ambacho kinafanya kila wakati naishi vizuri humu duniani na wanadamu wengine bila wakua na tatizo, bila wa kuona mwingine kama hafai bali ku saidia kila moja ambaye ako katika maisha yangu.

Asubuhi napenda kutumia kahawa ndio niweze kuniamusha vizuri kwa sababu wakati mwingine unakuwa umeamka na hujaamka vizuri na unafaa kukimbia mahali. Kahawa ndio inakuwa kinywaji changu kizuri ambacho mi hukitumia asubuhi vizuri ndio niweze kunichangamsha kabla nifanye jambo lolote ama niamke nianze kukimbiza maswala ya kidunia jambo lolote ambalo linafaa nifanye. Ndio maana ndio napenda kabisa iwe mojawapo ya mambo ninayotumia.

Mara nyingi nikitaka kucheza, nitacheza na ndugu zangu kwa sababu hao ndio wale ambao tunaketi nao wako pamoja, tumelelewa pamoja, ni wale ambao nikiwa na jambo, hao ndio watakuwa kwanza, wanakuwa wosika kwanza kukua katika maishani wangu. Ni wendani wangu, ni wale nikitaka jambo saizi, nikiwa kipigia simu, nitakuwa so nikitaka kufanya jambo lolote, nina ama kucheza, nitafucheza na hao. Michezo ya kila aina, utapata tunajeza mpira, wengine tukimbie, wengine tuucheze michezo ya simu kwa pamoja tuweze kueka mashindano tofauti yetu baina yetu kama watatu wa nyumba moja.

Kama kuna tatizo kazini na linausiana na labda mfanyikazi mwenzangu ama wafanyikazi walio chini yangu. Jambo la kwanza mimi ni kuita mkutano na kueza kukaa chini, kusikiza pande wote, nijue shida ni gani, tukae chini, tulizane. Alafu baada ya kujua, hapo ndiposa nitakuwa na wamuzi wa kusema hili na hili lisirudie ama nani asifanye hivi. Ama njia mzuri hivi ndiyo utakavofanya tutaeza kutatua jambo hili. Labda tuweze kupeana munda. Kama ukonilikuwa ni suali ambalo mtu akua anapata majibu vizuri. Tupeana munda, wetu waenda kufanya ushauriani. Mahalimu kundili tutukaeza kupata jibu mafaka. Hili tatizo hilo likaeze kutatuliwa.

Ndio, nimejaribu kupiga, kujifunza kupiga gita mara mingi, niko na rafiki zangu ambao wamekua wakini jaribu kuniita katika mazoezi, nijaribu kupiga. Lakini kusema ukweli hicho ni kifaa ambacho mimi kimenishinda, kimenishinda kwa mara mingi, kujaribu kukipiga, nikijaribu inashindwa, nikijaribu inanishinda kabisa, lakini singeweza tena, ningetamani sana kukijua kwa sana sana.

Nimefuga wanyema kama vile ngombe, nifuga wanyama kama vile mbuzi, kondo na pia ata nimeeka kwa pamoja punda. Kwa pamoja ili wakeze kunisaidia katika hali ya ukulima na pia katika hali pia ya kunisaidia katika mambo ya usafiri. Tukieka punda hapo, anatusaidia sana katika usafirishaji wa mimea ama mavuno ambao tumetoa shambani wakati ule wakuvuna unapofika. Na nimepata kwamba ni mnyama ambaye anasaidia sana katika mambo mengi ya nyumbani, mambo mengi na kufanya kwa ubora wa kilimo biyashara kukua mzuri.

Napenda kusoma vitabu vya wanasiasa sana vinazo usiana na Afrika, diplomasia ya Afrika, siasa za Afrika, uongozi wa Afrika na jinsi ya kujenga mataifa ya kiAfrika ili kuona umoja na ue na uongozi ambao ulio huru, ulio wa juu, ulio wa haki na uongozi ulio wa kidemokrasia.

Napo toka kustare labda nimetoka kwene mali nilikuwa nimesafiri kwenda kupiga stare alafu narudi kwangu. Jambo la kuanza kufanya nikirudi kabla nipumzike. Lazima niende nioge ili kutoa jasho na kutoa hiyo uchovu kwa mwili kidogo. Ndiposa napotu enda kulala ama kwenda kupumzika napata usingizi ulio mzuri napumzika kwa njia ilio sambamba. Kwa njia ambayo inashida yoyote.

Kwangu, ugali ndio chakula ambacho ningependa kukula badala ya wali kwa sababu ugali uko na nguvu, unapea mtu nguvu na ugali ndio chakula ambacho mtu anaweza kula wakati wowote kwanza wakati uko na kazi mzito unafanya ugali na kitoeo ambacho ni kizuri, utapata hizo nguvu na utaweza kufanya kazi yako vizuri bila ya kukua na njaa au kufikiria kwamba utakuwa na nja wakati wowote.

Kwanza napenda sana asali kwa sababu asali ni mzuri kuliko hata sukari. Kwa sababu asali imetoka ni ile sukari ambayo imetenginezwa kutoka kwa nyuki. Na ikitoka kwa nyuki imetoka katika hali ambayo haijapitia katika kemikali yoyote. Na asali ukua mzuri sana sana sana ukiweka kwenye mkate, ukila kwenye mkate, ukiweka kwenye chakula, ama ukitumia chai, unaeka chai yako, unatumia asali. Hata ladha yake ni tofauti na ile ya sukari yenyewe ambayo imetoka kwenye kampuni.

Kwa mara mingi utanikuta niko kwenye migu, nikitembea tu kwa migu, ili niweze kupunguza hali ya mafuta kwa mwili wangu na kupunguza pia kilo ambazo niko nazo kwa mwili. Mara mingi utanikuta kwanza wikendi asubuhi, ama siku zote ya asubuhi, ama wikendi mchana yote, siku ya jumamosi, utanipata nikitembea kwa migu. Ili tu niweze kujaribu tu hali ya kupunguza na kufanya mwili wangu uwe kwenye mazoezi na kufanya mwili wangu uwe mwepesi katika hali zote.

Mara nyingi napenda kufanya kazi peke angu kwa sababu nafanya kazi kutoka nyumbani. Sasa unapata mara mingi kazi zangu nafanya peke angu. Sina mtu ambaye tunafanya na yeye. Utafanya utapata, iyo inanipatia mda mzuri wa kujipanga, kufanya mambo katika karatiba ambao mimi najua, kupanga wakati wangu, kujua wakati upi nafanya. Ni ili nisikuwe na hiyo shida ya kuanza kukimbizana na vitu hapa na pale. Lakini ukifanya kazi na watu wengi, unakuwa ni mahali, unakuwa sasa unaanza kukimbiza mambo, sababu kuna mtu hajafanya hili, kuna mtu hajafanya ile, na unapata watu wanaanza kupata msukumo ambao, labda utapata pale watu wanaanza kugongana, watu wanaanza kukosana. Unapata kwa wakati mwingine, watu mwingine wanaanza kususia hata kukuja kazini. Wengine unapata hawakupatii ile matokeo ambayo unaohitaji vizuri. Wanakupea tu matokeo ambayo ni chwara, matokeo ambayo yanafanya kampuni ishuke chini.

Lugha ambayo ningeeza kupenda kujifunza ni lugha ya kichina ambapo ningependa kujua tu sababu ni lugha ambao mi imenipendeza sana. Ningependa kujua tu jinsi ya kutamuka matamshi yao. Jinsi ya kuandika matamshi yao maneno yao jinsi ya kuweza hata kuongea na watu ili tukeze kuelewana. Sababu hivi sasa marafiki wangu wengi ni wa kutoka uchina. Na mara mingi napata shida sana. Kwa sababu hao hawaelewi kiswaili ama kizungu. Unapata mimi ndo nakielewa vizuri. Unakuwa na shida ya kuzungumuza na kuweza kufanya mambo kwa pamoja. Inabidi sasa wawe na mkalimani na jambo ambalo ni inakuwa ni gumu kupata hata mkalimani ambaye amesomea iyo lugha hapa nchini.

Mara mingi utanikuta mi nikitoa sadaka. Sadaka ni kitu cha maana kwangu. Mara mingi utanikuta nikiwa nimetenga hela zangu kando kuusiana na mambo na kupeana iko njia ya sadaka kanisani ili mambo yaweze kwendelea. Na pia saa zingine neza kua katika usika katika maswala ya michango lakini sikwa sana kwa sababu napata mara mingi michango imejaa sasa wanashindwa utachangisha ili, utachangisha lile, ama utachangisha ii jamo moja tu mi usema labdacha mi nipeane sadaka angu hapa itaweza kufanya hizo mipango zota ama itaweza kuongezea katika mipango izo zingine.

Maisha yangu yote nimekuwa kwenye kilimo biashara, nimelima, nimefanya ukulima wa mboga, nimefanya ukulima wa viazi, niko katika kilimo biashara ndani. Sababu niko pia nimefuga wanyama tofauti tofauti kama ng'ombe, sungura, mbuzi, kondoo ambao wananipea mazao tofauti tofauti ukpata kama pia ng'ombe zianipa maziwa ili kufanya na ambazo napeana katika maduka tofauti tofauti ili kuuza na kutengeneza pesa napata niko katika kilimo cha viazi, viazi vitamu ambazo napeleka katika masoko ya mbali. Niko katika kilimo cha nyanya na vyakula tofauti tofauti ambazo nafanya kuwa zinaeza kuuzuwa nchi mzima katika masoko mengi katika nchi.

Naweza sema nguvu zangu kazini ni kusuluhisha. Mimi husuluhisha sana. Napenda kusuluhisha migogoro. Napenda kusaidia sana katika usuluhishaji wa mambo. Kama kuna shida yeyote, mimi hukuja katikati na kuweza kukaisha kila kila mahali watu wote ambao wako ili wakaweze kutusaidia na kutengeneza kwamba waweze kukuwa kitu kimoja na kazi iweze kuendelea kwa pamoja.

Sherehe yangu mingi ya kupendezwa inakuwanga wakati wangu wa kuzaliwa. Napenda siku ya kuzaliwa naitengeneza kuwa siku nzuri. Siku ambayo naikumbuka, itakuwa katika kumukumba kila mahali. Kwa sababu lazima ni kutane na marafiki zangu, nikutane na jamaa zangu. Tuweze kusherehekea kwa pamoja na pia kutembelea wale ambao hawana hawana uwezo. Uwezo labda wa kupata chakula, uwezo kupata mavazi. Tuna watembelea na kuwagawia mavazi ambao wangeza kuyatumia ili kuwakumbuka tu na kusema kwamba kushukuru kwa sababu kama mwaka mwingine umeongezeka pia umuongezeka niongeze furaha katika maisha ya watu wengine.

Wakati niko na likizo, likizo yangu mimi napenda kuenda kusafiri, kujionea mandhari ya mahali tofauti tofauti. Naweza amua kuenda kusafiri niende inchi ambayo iko nje ya nchi yangu. Ama ni jaribu kutembea katika maeneo ambayo sijazuru katika inchi yangu. Na pia napenda pia kuenda, ata, saa zingine unaeza pata kama sitaki kusafiri utanipata tu niko kwenye nyumba, kuona vipindi tofauti tofauti. Ili nikaeze kujibrudisha kwa hali ambayo inanifurahisha.

Mingi nikiwa na familia yangu, tukiwa pamoja ni kupiga gumzo, kutazama filamu na kuketi pamoja ili kunena na kujadili maswala tofa ambayo tungeza kusaidiana kama familia ambayo yanayo jenga jamii kwa pamoja ili tukaeze kuishi kama kwa ndugu na jama ambao wanao pendana kama kawaida.

Mi mwenyewe mwana historia, napenda sana historia, kufuatilia historia za nchi tofauti, matabaka tofauti tofauti, kabila tofauti tofauti, watu tofauti tofauti, jinsi walivyoweza kufanya mambo yao, jinsi wanavyofanya mambo yao. Ndiposa utanipata mara mingi nimenunua vitabu, vinavyohusiana na mambo ya kihistoria tu, ili kujifunza sana sana kutoka kwa hayo.

Kabisa kwa katika hali ya kuweka usalama katika simu yangu ama kompyuta yangu, nimehakikisha kwamba nimetumia vidole kwa sababu mara mingi ukiweka hiyo nambari ambazo unaweka, watu wanaweza ziona na wanaweza kuja kuzitumia na waweze kufungua. Hio inakuwa ni jambo ambalo ni ngumu sana na unapotumia vidole kwa sababu vidole hizi alama za usalama kwa vidole haina mtu mwingine ni wewe tu peke yake unaweza tumia. Kila mtu ako na zake ambazo ni tofauti na za mwingine ndiposa niliamua kuzitumia hizo.

Data yangu naifadhi ndani ya simu na pia naifadhi ndani ya baruapepe katika akaunti yangu ya baruapepe na pia kuna hile njia ingine mfumo wa kweka katika mawingu ambawo unaitumia teknolojia wa kweka vitu kwa mawingu, nimeitumia hiyo pia. Hili kwakisha kwamba data yangu haipotii na pia haipatikani na watu ambao kwa mikono ambazo zinezafanya iweze kwaribiwa na kufanya vitu ziwe ziwe mbaya.

Usafi ni kitu ya mana sana na katika usafi, hali usafi, vifaa viangu vya kazi ama vifaa zozote kila siku nahakikisha kwamba tumewosha na zimekua safi ili ziwe katika hali nzuri na kufanya kwamba azipati madhara na pia hazifanywi kwa wale ambao wana zitumia labda wanaweza katwa nazo zikaweza kuwapatia magonjwa ambayo yametokana na kutolindwa vizuri wa vifaa hizo. Ndiposa mimi husisitiza ya kwamba kila wakati ziweze kuoshua na ziweze kuwekua na kunadhifishwa.

Mara mingi mimi hupenda kuongea, kwa sababu kuongea ndio hufanya niweze kujieleza vizuri, niweze kusikika vizuri. Licha ya kua pia kuandika huenda hambatana moja kwa maoja, lakini mimi hupenda kuongea. Ndiposa maneno yangu yaweze kusikika vizuri, na pia jambo ambalo unaweza kuwa nazungumzia, liweze kueleweka vizuri, na liweze pia kutumika katika njia ambayo inaweza, na njia ambayo ni mwafaka kabisa.

Kuoga kwangu kwa siku ni mara moja ama inategemea kama nimechoka sana nitaoga mara mbili. Lakini sana kuoga kwangu kwa siku ni mara moja, sababu unapata nimeoga na nikarudi tu kwa kazi ama nikarudi kuketi kufanya kazi kwa sababu kazi zangu nafanyia kwa nyumba. Unapata nafanya tu kazi nikirudi na nikioga mara moja hivo imetosha hakuna mara ingine.

Mahala pangu pa ibada pahali mimi huenda mimi huenda marambili kwa wiki. Kuna ibada ya jioni na kuna ile ya jumapili kila wakati lazima niingie. Ndo maana utanikuta nikienda marambili kwa wiki ama kama kuna majukumu ama jambo nafaa nishughulikie utanipata huko labda mara nne kwa wiki.

Kinywaji changu cha baridi nachopenda ni sharubati ambayo imetegnezwa, haina kemikali imetegnezwa tu, na hiyo ni sharubati ya aina ya maembe, imetumia matunda ya maembe kutegnezwa. Na inakua mzuri sana, inakua katika ubaridi wake ule inakupatia latha mzuri. Na pia inakupatia mwili wako kukua na kuanza kukua katika hali ya kupumzika. Kutoka katika uchovu ambao unaezakuwa uko ndani.

Kampuni kubwa ya teknolojia naoamini hapa duniani ni kampuni ya Tesla. Kwa sababu wameweza kuthibitisha kwamba wanaeza tengeneza gari mzuri ambayo inatumia mfumo wa elektroniki na kutembea katika barabara teknolojia yao ni mzuri sana. Ikiwemo hivi majuzi nimeona wametoa gari lao kubwa la Cyber truck Kambawe inatembea kila wakati na inafanya kazi mzuri. Gari ambayo inakuonyesha kwamba imekulinda na usalama. Teknolojia yao naipenda sana ukiangalia hata katika upande wao. Upande wa kupata intaneti inakaa vizuri sana. Jambo ambalo linafuraisha kwa sana.

La hasha, sijai pendelea kuangalia nyota na sijai hata jaribu kuangalia nyota kwa sababu sijai jua mbona watu wanangalia nyota. Hadi ile siku nitaweza kuelewa mbona watu wanatoka nje ama wakiwa mahali. Wanasimama tu ghafla kuanza kuangalia nyota, nitaweza kujaribu siku moja lakini sijawai.

Vitu ambazo mimi napenda kununua zaidi, sana sana utapata nanunua vifaa vya kufanyia kazi, sana sana pale shambani, utapata nanunua jembe, utapata nanunua pembejeo, utapata nanunua ata madawa za kutibu, wanyama. Na pia ntakuwa nanunua mbegu kila wakati, ninunue mbolea na ninunue pia zile yale mambo mbolea na pia ninunue pia chakula cha ngombe na chakula vya wanyama wangu ili kuwatunza sababu kuimarisha biashara zangu ya kilimo biashara.

Ningependa kujua mafunzo zaidi zaidi sana jinsi ya teknolojia tofauti tofauti zinavofanya kazi kwa sababu wakati huu na miaka ambazo tumengia ni miaka ambavo watu wote wanaangalia na wa kufanya kazi kuhusiana na teknolojia vinavofanya. Wanajaribu kukuonyesha vile teknolojia inafanya kazi wanajaribu kukuonyesha. Mimi ningependa sana kukuwa gwiji wa kufanya kutumia mitandao tofauti ama kutumia teknolojia kufanya mambo tofauti tofauti. Hilo ndo jambo lingefanya sana niweze kukeka hela ama kutafuta mafunzo zaidi. Kutokana na mambo kuhusiana na teknolojia.

Watoto ni kioo cha jamii na watoto ndiyo watu ambao wanaweza fanya siku zako ziendele vizuri. Unapokutana nao kutana nao mimi hufurahia sana kwa sababu mara mingi kuna michezo mingi. Utapata tukicheza na hao, utapata ata wakikuliza maswali, unajaribu kuwasaidia. Kwa sababu wanaona wewe ni mtu mkubwa utawasaidia kwa maswala, tofauti tofauti. Utaweza kuambia mambo ambao wanaweza kufanya na mambo hawawezi kufanya na kuwapatia ushauri mnapocheza, unaona jinsi, wengine wanajaribu kupishana na wewe ili kukuonyesha ujasiri wao na ni jamba ambalo hufuraisha sana sana.

Mara nyingi utanipata nikisikiza muziki wa kizazi cha kale, ikiwemo rhumba na zikiwema za kina zuku. Ambao ni muziki ambao mimi husikiza sana na ni muziki ambao mimi huona ni kama muziki ambao uko na maadili na ni muziki ambao uko na mafunzo mengi sana hapa duniani. Kuliko hata muziki wa kizazi kipya. Ndipisa utanikuta mara mingi, nimeweka kanda mingi, nimeanza kusikiliza tu miziki ambazo pia hukuanga na utaratibu, haina haraka zinakuanga na utaratibu wake.

Upepo ni kitu cha maana sana, mimi napenda upepo, lakini saa zingine unapata kwenye gari, itabidi umeanza kutumia AC, lakini uzuri wa upepo ni kwamba upepo huu ni umetoka mahali ambapo hatukujui, lakini AC ni kitu ambacho kimekua, kimeongozwa, kimetengenezwa na mwanadamu, saa zingine inaeza isha, ndiposa mimi hufraikia sana kukua kwenye upepo kuliko kwenye AC.

Hapana ni niko na kama miaka kumi na tano hivi sijakunywa maziwa, sipendi kunywa maziwa kwa sababu ya ugonjwa ambao ulifanya siwezi kueza kunywa, daktari akaeza kunishauri ya kwamba maziwa niachane nayo kwa mda, indibosa, ndakapo kuwa vyema nitaweza kurudia lakini sijawai rudia kueza kuyakunywa.

Wakati wa jua ndiyo niko na zile miwani speciali za kujaribu kuzuia jua maramingi, kuingia katika uso, katika macho, lakini kutafuta zile zenye madaktari wamepeana, la hasha siwezi, huwa sina hizo, huwa sizitumii, lakini miwani ambazo natumia sana sana ni zile za jua.

Katika maisha yangu napenda kukaa mahali palipo patulivu, mahali ambapo hakuna na mambo mengi, hakuna bugda, hakuna watu ambao wanakusumbua, hakuna masuala ya, kuanza kutafutwa, na kuanza kuchokozwa, na kuanza kujibiza na watu. Maali patulivu ambapo unaeza fanya na uneza pata nafasi ya kufanya kazi yako. Uneza pata fursa ya kukaa chini na kujitungia na kunyamaza tu. Ili msongo wa mawazo ukutoke na pia ukitaka kufanya mambo mengine kufanya ubunifu wako ambao unakuanga ukitamani kufanya hiyo ndo wakati mzuri ukikaa mahali ambapo ni patulivu.

Kwanza na kabla nianze kazi yangu asubuhi ama nimeingia kwenye kazi. Kitu ya kwanza ni kuangalia kama tarakilishi yangu inafanya kazi, kumpyuta yangu inafanya kazi, ili nikaweze kuangalia sasa barua pepe. Jambo lingine ni kuenda kusalimia wenzangu ambao tunafanya katika kitengo kimoja. Na pia kwa kuingia katika mkutano, kuangalia kama niko na mkutano wowote ambao unakuja katika hio asubuhi amasiku ya hiyo siku kuangalia ratiba ya siku inakaa.

Niko na vitu mingi za thamani na mi nimezihifadhi sana. Kuna zile ambazo nimehifadhi katika benki kuhusiana kwa sababu nikiziacha tu zitaweza kuharibiwa na watu wengine hawajui thamani zao ni gani. Zingine nimechukua wale ambao watu ambao ninawathamini sana na watu ambao naelewa sana. Inabidi niweze kuketi nao na wanaeza kuniekea kwa sababu naamini kwamba wakinihifadhia zitakuwa vyema kwao na nitaweza kuzitumia badaye wakati nazozihitaji.

Ee kabisa, mi ugawanya mitakataka zangu kwa sababu mara ingine unaezapata niko na pitakataka za plastiki, napata kuna zile taka za ambazo ni za ambazo tumetumia majani, kuna vile taka za ambazo ziko za chuma na uwa nazigawanya. Ndiposa ninapo zinapoenda kutupwa. Ziko katika njia ambao watu wanaeza elewa na zinaeza chomwa. Kama kuna zile za kuchomwa, kuna zile zinaeza ndio kupelekwa hile zinaeza kutengenezwa pia kunapelekwa kampuni zirudiwe, zitegnezwe vizuri, mimi ukuwa nimezitengeneza nimetengeneza njia ambao haitapatia hao watu kazi.

Mimi ni mojawapo wa watu ambao sipendi kuchelewa, sipendi kufanya mambo yangu katika hali ya kuchelewa. Lazima niwai mapema ndiposa kazi ikuwe rahisi, ndiposa mambo yangu yakuwe rahisi, ndiposa nifanye kazi kwa mapema na nimalize kazi kwa haraka sana bila kusumbuana, bila kufanya mambo ambayo yatanitatiza baadae kama nitaingia kazi kama nimechele.

Kwa kawaida kama mwanadamu wa kawaida unafaa tulale masaa manane, lakini mimi mi hujikuta maramingi masaa yangu ya kulala ni masaa tano, piga tano kwa sababu saa zingine niko na kazi, nikuwa lazima niimalizie usiku, napata nimelala kwa masaa matano peke yake, na unapata nimeamka pia niko kwenye kazi, na naendeleza tu kwa sababu sijaweza kufuatilia hiyo ukawaida wa masaa manane.

Kuoga kwangu lazima iwe maji moto. Maji ya moto ni maji mazuri sana kwa sababu mimi huona ni kama ndiyo maji ambayo inanisaidia kutoa hiyo baridi na kila jambo kwa sababu ninapo jaribu kuoga maji baridi mimi hupata ugonjwa, mimi huwa mgonjwa saa zingine ama upata tu siko salama mwilini. Ndiposa huwa naamua kuchukua maji ya moto ndiyo nikaweze kuoga nayo.

Wakati wowote napo hitaji msaada kazini, jambo la kwanza ni kutafuta wenzangu ama wale ambao najua, wanaeza marafiki ambao nimetengeneza katika kazi, na naongea nao kujaribu kuona kama naweza pata msaada. Nisipo pata msaada, mimi huenda kwa wakuu wangu kama nime kumeshindikana na wenzangu ambao nafanya nao, naenda kwa wakuu wangu naongea nao alafu naweza kuitisha msaada kutoka huko.

Jambo kubwa ninalopenda katika shirika langu ni wongozi. Wongozi ambao uko katika shirika langu ni wongozi ambao ni wajuu sana, ni wa hali wajuu. Kwa sababu ni wongozi ambao wanasikiliza kila moja. Sio tu wongozi ambao hao ndio kutengeneza ama kusema. Ni wanasikiliza kila moja, sikiliza maitaji ya kila moja. Huyo anataka nini, huyo anasema nini, ndio waeze kutengeneza mausiano mazuri kwa kila moja.

Sera kuu ya kampuni ambao ningeeza kuhitaji na yenye muhimu sana ni ile sera ya kuhakikisha kwamba kila mmoja anafanya watu wanasaidiana kazi, watu wanafanya kazi kwa umoja. Kwa sababu bila umoja kazini kampuni ambayo inahitaji watu wengi, inahitaji watu ambao kwa pamoja, watafanya kazi kwa pamoja. Inabidi tukue na ile umoja, inabidi tukue na usawa umoja. Inabidi kila mmoja akaeze kutoa maoni na akaeze kusaidiana moja kwa moja na kwa pamoja.

Napoamka asubui, jambo la kwanza ni maombi, jambo la pili ni kuamka na kuvaa, nguo zangu za kwenda kupiga tizi, nakimbia kwenye uwanja, naenda kukimbia uwanja kama kilomita tano, alafu narudi kwa nyumba, naenda kuoga, nikishamaliza kuoga, nakunywa chai, kunywa chai, nikishavuka mu baada ya kuvaa na kunywa chai yangu, baridi, na alafu nachukua simu yangu, naangalia simu kuangalia ni nani aliyenitumia ujumbe ama ni nini ambacho kinafuata. Nikiangalia ratiba ya siku kabla nitoke kwa nyumba. Na ninapotoka kwa nyumba nahakikisha kwamba nimebeba tarakilishi yangu na kila vifaa ambazo naitaji katika kazi yangu.

Mimi hupenda kujisimamia kwa sababu kujisimamia inaonyesha vile wewe ni mtu na unajielewa, wewe ni mtu unajua jambo unalotaka maishani, wewe ni mtu unajua, mambo vile yanavyo endalea, kujisimamia ni jambo la muhimu sana kwa mwanaume, kujisimamia ni jambo la muhimu sana kwa mtu ambaye akona maono ya kuendelea maishani mwake kwa muda mrefu sana.

Jambo la kwanza mimi nimeamua kuchukua kwanza kuchukua hii njia ya biodigresia nambawo watu wanachukua mivifaa ambazo ni vitu mbazo tunaeheza tumia na tunapo zituupa zineheza pia kuwa na rotuba katika mchanga etu na kuakikisha kwamba kama kuna plastik ambayo iko karibu na mimi nayoweza kuipeleka katika kampuni ambayo waneza enda kuitumia pia na kutengeneza jambo lingine. Ile kupunguza, ile kuchoma, ile na kuzifanya ziwe zimejaa kama takataka katika maeneo tofauti na kutapaka.

Kurudi ujana kwangu sidhani kama ningependa kurudi kwa sababu hwa tunasema yaliyopita yamepita, tugange yajayo, ningependa tu kubaki katika hali ambayo niko ndani, niendelee tu nao kwa sababu ujana saa zingine pia unachosha, ujana saa zingine na unajua nasema ujana ni moshi.

Mazoezi yangu yote mimi huya pigia asubuhi, kwa kukimbia asubuhi, ama sa zingine unikute kwenye gym, nimeenda kufanya mambo yangu kwenye gym pale, nimeenda kupiga tizi hapo, alafu nirudi kwa nyumba, ndo nianze siku yangu kwa sababu siku yangu ni vyema ikianza kama nimekua katika hali ya kujichangamsha na kupiga mazoezi hapa na pale.

Kwangu mie chakula bila mafuta, mimi hukiona hakina latha kabisa. Lakini kama kuna chakula, ntapata chakula ambacho kikona mafuta. Mi hukiona chakula ambacho ni chakula cha maana. Ni chakula ambacho kitanipea afya mzuri sana. Lakini isiwe ni mafuta mingi ambayo pia yanaenda kuenda kuharibu mwili. Ni mafuta ambayo yanaeza nisaidia pia. Ni mafuta ambayo pia ni yako katika hali ya Western, kadri ya Western.

Kubwa ningependa kutembea, katika maisha yangu ni kwenda kutembelea mji wa Jerusalem, kule Israel ambapo. Niende nikaona hizo maeneo ambao huwa tulielezwa kwamba kuna hiyo historia ya bibilia ilianzia huko. Tukaeze kuona kule ambako kuna daiwa kwamba Yesu alizaliwa, akazikwa. Nieze kuona hayo makavazi, nikaweze kuona maeneo hayo vile yanakaa. Nikaweze kushuhudia hata mimi vile wanzangu wanapeana huwa wanapeana hio ushuhuda.

Kompyuta yangu mui utumia maramingi kwa mambo ya kufanya kazi, kujibu kazi na pia kufanya kazi zile za online, za kusaidia watu na pia kampuni ambao nafanya kazi na iko inje, sa zingine kuingia katika mkutano, kufanya mkutano za internet na inazifanya kwende komputangu.

Mara mingi utanikuta tu mimi ni kitazama michezo kwa sababu kuna mi uogopa kuumizwa. Naogopa kuingia katika uwanja niumie, nipigwe, nigongwe niumie. Ndiposa utanikuta nikienda kuona michezo sana, badala ya kucheza, sababu naogopa kuumia. Ama pia naogopa pia saa zingine. Napenda tu kukaa huku nyuma nikiitazama, nione au mandhari. Nione tu vile watu wanapenda kuweka maisha yao katika hali ya kututumbuiza na michezo mbalimbali.

Jioni napenda kula ugali kwa samaki, au kuku, au nyama sababu hiyo ni wakati mimi hupata nafasi mzuri ya kukula mchana mimi hukuwa na shida kuchukua chakula ama mchana hukuwa shida sana sababu ya kazi kupata nafasi ya kuenda kukula ndiposa hautanipata usiku ndio wakati mimi ninanataka kuenda kukula na ni lazima nikule chakula kizito ni lazima nikule chakula kizito ikiwemo ugali na ni kitoweo ambacho ni kizuri.

Jambo kubwa tu neza taka kufanya na familia angu labda kuenda Maldives kuenda iyo mji unaito Maldives kuenda tu kutembea huko, kuenda kujivinjari huko turudi wote kwa upomoja kusa ababu ni jambo mbalo wote wame tamani kufanya kwa maisha ya na hawajai, ndiposa mini kipata furusa neza wachukua ttu wote niwapeleke.

Wakati wangu wa furaha mi hujifurahisha kwa kusikiza muziki. Muziki ndo dawa yangu kila wakati. Utanipata nasikiza muziki, utanipata nikidensi mziki. Hilo ndo jambo kubwa ambalo mi hufanya. Labda niende mahali kuna wanamuziki, wanaburudisha watu. Niende kusikiza, niende niwatazame. Ama kama sina huo uwezo, nikae kwa nyumba. Nisikize mziki nikitumia radio, kwenye radio hapo. Nikae tu nikiusikiza. Ama unipate tuu, nimeenda mahali tuu, tumeketi na wenzangu. Tunacheza, tumeketi tu tunacheza mziki ambao na unafurahisha.

Lazima nitumie mitandao za kijamii kwa sababu kazi ambao nafanya lazima ndio nipate wateja ama ndio nipate watu kujua kazi yangu. Lazima nitumie hizo mitandao kwa kuwaeleza na kwa pia sa zingine pia kupata habari kuhusiana na vile nchi iko ama kuhusiana na vile biashara iko. Ndio niweze kujua mahali pa kuongeza na mahali pa kupunguza katika kazi yangu.

Nimeona bahari hindi, bahari hindi ambapo watu huenda kuogelea, watu wengi huenda kuenda kujivinjari kila wakati, kule kando kando mwa pwani, watu huketi hapo kuona. Na nimeweza kusafiri nikaenda kutazama mara moja ama mbili, na nikafuraishwa na eneo hilo kwa sababu ni eneo mzuri sana.

Siishi mahali nilipozaliwa, nilipomaliza shule niliamua kuenda kutafuta, nikatoka kwetu, nikaenda katika jiji kuu, lunch ambayo naishi, ili kuenda kufanya ama kushughulikia mambo mawili, kutafuta kazi, ndiposa siko kule nilikozaliwa, niko katika jiji kuu.

Kwa sababu na mfumo ambao uko saizi, mtandao ndiyo mambo yote. Sasa ukitaka kununua jambo, kitu, na ukitaka kujua bei ya vitu tofauti, lazima uende mtandaoni, ununue vitu, na ndiposa mimi nilichukua jukumu la kila kitu ambacho natumia, iwe ni kwa nyumba, iwe ni kazini, iwe mahali popote pale, iwe ni katika mavazi, chakula, mimi hununua vitu zangu zote mtandao.

Katika alia kuyimiza ushirikiano katika timu yangu ama watu wangu ambao na wafanya kazi nao. Mimi wachukua kwapeleka uambia kuamba jambo muhimu ni kuamba waeze kuzingatia kuamba umoja ni jambo ambalo ni nafanya kampuni ikue kubwa ama timu iweze kujulikana na iweze kufanya mambo ambao ni makuu sana ninakaa chini nao kwaeleza na kwaeleza umuhimu wake. Ndiposa wanapo wanza kazi ama wanapo wanza tunapo wanza shuguli naowafanya. Wanaifanya katika njia ambao ni mzuri sana.

Mingi mimi upenda kahawa kwa sababu kahawa mi unisaidia sana asubui napoamka. Ama ninapotaka kufanya kazi mingi na wakati ni sitaki kulala. Kahawa mi uitumia sana sana. Ili kunisaidia kupunguza usingizi na pia saa zingine. Naipenda tu kwa sababu kahawa inakuwa na arufu mzuri. Inakuwa imetengenezwa vile.

Haswa mwezi wa tisa, kila mwaka mimi hunifurahisha kwa sababu huo ndo mwezi ambao nilio zaliwa. Ndiyo mwezi ambao mara mingi huja na kismat katika maishani mwangu hukuja na mbinu mingi na mambo mengi ambao ni mazuri, habari nzuri, mara mingi kwa sababu uwa ni mwezi ambao ni wa baraka sana katika maisha yangu.

Siku yangu ya kuzaliwa mimi huondoka na marafiki zangu na jamii yangu kwa pamoja kama nitawapata. Tunaenda kutembelea wale watu wasiojiweza ama wale ambao hawana makao. Tunajaribu kuwasaidia hapa na pale, tunawapelekea nguo vyakula. Na pia hata tukiweza tunawachia pesa kidogo ya kusaidia wapate mahali pakuishi. Baadaye tunarudi, tunaenda kuketi mahali, tunapata mahali, tunaweza keti, tukule na pia tukimaliza, tunarudi nyumbani kama kulikuwa na zawadi wala ambao wamenibebea zawadi, wananipea na tunarudi nyumbani kila mmoja kama tumefurahia.

Wakati umeme hukatika, mimi niko na generator ambayo hunisaidia kufanya kazi ya kurudisha umeme haraka na kuendelea na kazi niliyokuwa nafanya. Sababu, wakati mwingine umeme ukipotea, unenda unakawia kwa sana. Badala ya kungojeana nao, mi nitatumia generator ambayo niko nayo hadi wakati stima itakaporudi, ama umeme unaporudi.

Kazi yangu mimi huipanga vizuri asubuhi na amka kama nimejua kwamba niko na mkutano huu, mkutano ule, mkutano ule napanga kuhusiana na pia jinsi ntakavyo safiri kutoka mahali moja hadi kwingine kama ntatumia gari ama ntatumia taxi na jambo lingine na hakikisha ya kwamba siku, kwa kazi siku mzima kama kulikuwa na jambo fulani na hakikisha kwamba nalieka na andika chini na nakili chini na fanya naenda kutembea kuangalia kila mahali, jinsi mashini yana fanya, wanyama wanaendelea aje na mifugo zinaendelea aje katika mahali ambapo zimewekwa na kuangalia na badaye na kimbia katika mikutano zangu za jioni na narudi nyumbani.

Wakati niko na muda wangu wa bure na sifanyi jambo, mimi huondoka kuenda kutembea, kuenda kuona mandhari ya mahali tofauti tofauti, kama nchini, naeza chukua gari, kuenda katika mji mwingine, ili nikaeze tu kuenda kuona huko, nikiweza kujivinjari huko na nirudi pia baadae, baada ya kumaliza muda wangu.

Ndiyo niko na ndege wa kufugwa nyumbani na hao ni kuku kwa wingi, kuku bata, bata mzinga, nimewafuga kwa wingi kwa sababu hao badala ya bsada hata pia kunipatia nyama na kunipatia mayai nyumbani naweza kutengeneza kilimo biashara nao kwa kuuza nyama yao kwenye hoteli kubwa kubwa na kupata pesa.

Mi ni mbunifu, napenda ubunifu, napenda kukaa chini, kutengeneza vitu ambazo, ambazo wengine hawawezi tengeneza, napenda kubuni mambo tofauti, tofauti, katika hali ya kutengeneza sanaa, katika hali ya kutengeneza teknolojia, napenda kubuni mambo ambayo ni tofauti sana na yale ambayo yako katika duniani ama ulimwenguni.

Napenda chakula chenye ladha nzuri, ladha ambayo ni tamu, lakini kisiwe na pilipili kwa sababu pilipili saa zingine hunitatiza. Na pia kisiwe na chumvi nyingi, kisiwe kimeekwa mapocho pocho mengi kwa sababu mapocho pocho saa zingine huniharibikia. Lakini chakula chenye ladha mzuri ambao imepikwa na wastani, vitu ambavyo vya wastani visivyo kuwa na mambo ambayo ni ya kuchanganyikiwa.

La hasha hadithi za ajabu mimi sizipendi kwa sababu kwangu mie sina huo uwezo wa kuzibeba na kujaribu kuzifanya ziwe kunifurahisha, hazinifurahishi haswa na hazina mahali popote pa kufurahisha hii licha tu ni kutishia watu, kufanya kuwa matishio kwa jambo mingi, ndiposa sizipendi.

Kwa siku mimi hukunywa maji glasi nane, kama vile navyo hitajika na wanasayansi, ambavyo wamesema kama wanasayansi. Ili kueka mwili wangu uwe na maji, mwili wangu uwe mzuri, ata nkapo kimbia, unapata mwili wangu uko kwenye hali nzuri sana sababu ya maji mengi mwili.

Nimeenda tamasha mingi za muziki nyingi za muziki nchini na zingine pia nimekuwa nikihusika kama kiongozi, nikiwa mwenye kutengeneza zingine, nimekuwa mwenye kuandaa tamasha kuleta wasanii tofauti tofauti ili waje kutumbuiza wananchi na kutengeneza pia pesa.

Kwanza kwa kujiendea mkutano, lazima nitengeneze yale makala nilikuwa nimetayarisha kuhusiana na mambo ambayo tutazungumzia, lazima nikue nao tayari, nikaeze kuyapitia, nikaeze kuyasoma, alafu jambo lingine, lazima nitembee na maji ya kukunywa, ndiposa aweze kunisaidia wakati naongea, jambo lingine navaa vizuri, sababu naenda kuongelesha watu ambao ni watu wa hali ya juu, hali tofauti tofauti, lazima navovaa, iwe kuvaa ambako ni kuzuri ambako kunaonyesha heshima mbele yao jambo lingine nahakikisha ya kwamba niko tayari nahakikisha kwamba hakuna jambo ambalo litanisumbua katika mahali hapo nakaa mahali ambapo nahakikisha hakuna mtu atakayenisumbua ili nisikaeze kutoka katika laini ya mambo ya mambo nitakua naenda kuzungumzia.

Tunavyo zungumza niko na biashara yangu ambao nilisha anzisha ya kilimo biashara na kwa hakika ni vizuri kukua na biashara. Licha kuwa umeandikwa pia ni vizuri ukue na biashara yako kando ambao ina kuingizia hela. Inafanya unakua kiwanadamu, kijamii na pia ki hela unazidi kukua na pesa unapo kua na biashara kando.

Wiki yangu ya kazi mimi hupanga vizuri kwa kuangalia siku ambazo niko na mikutano, kuangalia zile siku ambazo nitaenda kutembelea shamba, kuangalia ili siku nitaenda kutembelea mifugo, na kuangalia ile siku ambayo nitakua naenda kuangalia soko inavyo endelea, na pia kuangalia ile siku ambazo nitaenda kwa ofisi, kuandikisha na kuhakikisha kwamba naeka ilani ama naamua kuweka kueka sahihi katika rekodi ama yale miswada ambazo nimeletewa na wafanyikazi wangu ili kampuni ikaeze kuendelea.

Kwa maisha yangu napenda kupaka rangi kwa sababu hali ya kuchanganya rangi tofauti tofauti, za hali tofauti tofauti. Mimi hunipendeza sana na hunifanya kwamba napenda hiyo kazi, napenda kujaribu kufanya mambo tofauti tofauti nikiwa na rangi, kupaka maeneo tofauti tofauti na kurembesha maeneo.

Sijapenda kuendesha baisikeli kwa sababu hata sijui kuiendesha, sijai, sijai iendesha, ndiposa sijawai na sijawai penda, na ningependa sana kukua na moja, ili nione jinsi, na pia nimeona watu wengi wakianguka nao wala ambao hawajui, ndiposa mimi huniogopesha sana kuendesha na kukaa nayo.

Uwezo ambao ningeweza kukua nao, ningependa kukua nao ni ule uwezo wa kuwa kiongozi wa nchi. Ili nibadilishe jinsi uongozi unafanywa. Ili nionyeshe wananchi uongozi unafanywa hivi jinsi kuliko vile tunavyoonyeshwa na viongozi ambapo walioko kwa saa hizi. Niweze kutoa hizi tabia za rushwa. Watu wanakula rushwa, watu na hawafanyi kazi, wanapewa kura, wanapewa kazi na hawaendi kufanya kazi kama viongozi.

Nishai jaribu ikanishinda kuimba kutokana na hivyo sijawai penda tena na sijawahi taka tena kuhusika katika maswala ya uwimbaji. Nichakua mimi hutunga nyimbo, mimi hutungia watu nyimbo lakini kuimba kwangu mimi kumenishinda. Nimejaribu sana imekataa, nimejaribu kuenda ata kwenye dama darasa nimeshindwa.

Wikendi haswa siku ya jumamosi, napenda kuenda madukani, ili kuenda kufanya kuangalia vitu ambazo zinaweza tumika kwa wiki, ambazo zimeisha kwa nyumba, nikaweze kuzinunua ili nikaweze kurudisha vitu ziwe mingi. Kwa nyumba, ndiyo watu wasiweze kusumbuka wiki mzima, ati wanaenda kutafuta hili, wanaenda kutafuta lile, la waweze kupata zikiwa kwa nyumba.